Naam, asante sana kwa hiyo swali na naezasema kwamba mimi ni mojawepo ya watu ambao labda tukona mandharo mazuri kutoka kwa dirisha ni mwetu. Sababu naishi mahali ambapo unapokaa utaeza kuona mbali na utaeza kuona milima. Sasa mimi mwenyewe huwa napenda kuangalia milima na hiyo huwa inanipa uwezo ya kusikia tu vizuri kila wakati. Ama wakati wote ambao naona kwamba nafaa nifanye jambo moja au lingine. Sasa kivyangu pale pindi tu ninapoamuka huwa naeza tu kusimama kwenye dirisha yangu na nikiangalia hapo kando huwa naona milima. Naezaona jua vizuri linapo chomoza. Na hiyo hua inanipa furaha sana katika mafikira zangu pia. Na hiyo ndo jambo ambayo huwa inanifurahisha. Na huwa naona kwamba ni kitu nzuri, kitu geni. Na ni kitu ambayo labda sio kila mtu amebarikiwa kuwa nayo. Na pale ambapo unakuwa na manzaro manzuri kwa nyumba yako. Hata wewe unapoanza siku utapata kwamba uko salama. Na unaeza fuatilia vitu mingi mzuri sana na hiyo ndio jambo nzuri. Sasa kivyangu naeza ongeza kusema kwamba kuna zile vitu ambazo labda inaezatufanya tupende mandhari tofauti tofauti. Na hiyo ni jambo pia jambo nzuri na ni jambo ambayo labda inatufanya tuwe vile ambavyo tuko kwa sasa. Naezaongeza kusema kwamba miti ni nayo, miti ambazo ziko hapo nyuma, nyuma ya nyumba yangu huwa zinanipa tena uwezo ya kukaa tu na kuangalia na kuona jinsi ambavyo dunia iko na jinsi ambavyo labda tunafanya jambo moja au lingini ama jinsi ambavyo tunaezajisaidia katika maisha. Na hiyo ndio jambo ambayo, hiyo ndio jambo ambayo ni mzuri na ni jambo ambayo inaeza tufanya kila mtu aeze kufurahia na kuyatamani tu na kuyasikia vizuri kutokana na zile vitu ambazo labda tunajihusisha nazo ama vitu ambavyo labda zinatupa furaha. Naezaongeza kwamba pia kuna barabara lakini barabara haiko karibu sana. Barabara naezaiona kwa umbali kidogo lakini huwa inakuja na inapita. Na saa zingini naezaona watu wakipita hapo na hiyo ndo jambo nzuri. Pia naezaongeza kwamba kuna wakati. Wakati ambapo napenda kutazama nje sana huwa ni wakati wa asubuhi ninapoamuka. Na labda tu jioni ninapo karibia kuenda kulala. Na hiyo ni wakati ambayo jua inaenda kuzama. Na hiyo ni wakati ambapo mimi pia mwenyewe huwa naona kwamba ni mzuri angalau kuona vile jua inazama kutoka kwa nyumba yangu. Na nimefanya hivo maramingi sababu ni moja wapo ya njia ambazo na naona kwamba naeza jifurahisha nazo. Na inaezafanya nisikie vizuri sana katika maisha yangu. Na mimi ni kile ambacho huwa kinabadilika nje. Kutokana ni msimu ni labda jua. Wakati wa msimu wa kiangazi. Saa zingini mimi huwa naona kwamba inakauka. Mimea zinakauka kidogo na vumbi inatokea. Lakini wakati mvua inapo kuja tena. Huwa naona kwamba mimea yameeza kukua manjano na yameeza kukuwa mazuri. Na hiyo huwa inanipa ile uwezo tu ya kufurahia. Kufurahia nini yangu, mazingira yangu na kuona umuhimu ya kupanda mti na kuhakisha kwamba kila kitu kiko sawa na shwari. Na hiyo huwa inanipa uwezo nzuri sana katika maisha yangu. Na pia naezasema kwamba dirisha yangu huwa inanipa iyo uwezo tu ya kufurahia kila kitu na kuangalia inje na hiyo ndo jambo ambayo huwa inanifurahisha.

Naam, asante sana kwa hayo, mimi naeza sema kwamba mimi kwa mara nyingi utapata kwamba napenda wale wanyama wa kufugwa. Wale wanyama ambao wanafugwa nyumbani na wale wanyama ambao labda wanatupa uwezo ama wanatusaidia kwa njia moja au nyingine. Na pia naeza ongezea kwamba unapokuwa na wanyama nyumbani ambao labda wako na faidi ya mzuri wewe binafsi wewe pia utasikia vizuri sana katika maisha yako. Na pili, naeza ongeza kwamba unapokuwa na hao wanyama ambao labda wanaeza kupa uwezo ya kukamilisha vitu fulani wewe binafsi pia utaona kwamba uko sawa na utasikia vizuri. Na kwamba, utaona kwamba kila mtu, utaona kwamba kila kitu linakupa, kila mtu anafanya jambo vitu zake vizuri na anahakikisha kwamba vitu zote zinaenda vyema na hiyo ndo jambo la busara. Sasa kwa mfano mimi huwa napenda wanyama kama wale wanyama kama mbuzi. Sababu mbuzi huwa wananipa uwezo ya kufurahia sana kwa sababu naeza pata nyama naeza pata maziwa kutoka kwao. Na pia saa zingine naeza hisi tu kwamba niko na mifugo ambao wananipa ile uwezo na wananipa furaha tu na maisha. Na wanaeza nisaidia nieze kufikiria vitu mingi sana katika wakati wowote wa maisha na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Naeza ongezea kwamba, naeza ongeza kusema kwamba ni muhimu, ni muhimu kwa kila mtu kuweza ku, ni muhimu tu kwamba kila mtu aeze kuona kwamba, aeze kuona zile vitu ama zile sababu, ambazo zinaeza changia, ambazo zinaeza changia, zinaeza changia katika kuhakikisha kwamba kila kitu imeenda shwari. Na kwa mfano hawa nyama utapata kwamba wanakusaidia kufanya jambo moja au nyingine. Na wanakupa tu ile nafasi ya kueza kukamilisha zile vitu zote ambazo tunafanya. Ama zile vitu zote ambazo labda zinaeza tupea uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yetu yako sawa. Ama maisha yetu yanaendelea kukua sawa. Na mimi naeza sema kwamba ni muhimu, ni muhimu kwa kila mtu kueza kuona, kueza kuelewa na kueza ku kujifurahisha ama kueza tu kujua kwamba ni jinsi gani na gani ambazo tunaeza tumia ili kuhakikisha kwamba hawa nyama wako na wakati mwema, wako na wakati mzuri. Na pia kwamba labda tu wanapata ile uwezo ya kukua na wakati ambayo inawapa umuhimu ya kuendelea na kutupea mazao mazuri katika maisha yetu. Naeza ongezea kwamba sio kila mnyama ana ako na kazi rahisi ama anatupa kazi rahisi wakati ambapo wanalindwa na hiyo ndiyo jambo nzuri. Sasa mimi kivyangu naeza sema kwamba naeza sema kwamba kulinda wanyama pia inakuja na gharama yake, na inakuja kwa njia ambayo tunapoangalia, itatupa uwezo ya kufikiria vizuri, na kukua na uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zote zimeenda salama na shwari. Na kukua tuvna ile uwezo ya kujua, tulijaribu yetu yote na kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo tunafanya ni yameenda vizuri na yamekua sawa. Sasa hata unapojaribu kueka wanyama, unafaa uhakikishe kwamba wanyama wote ni wazuri na wameeza kukula vizuri na wameeza kulindwa kwa njia moja au nyingine. Na ila usijaribu kuwalinda huku ukiwatesa sababu hiyo siyo jambo nzuri sana asante sana.

Naam, naweza sema kwamba mimi mwenyewe huwa napenda kusikiza redio. Sababu kusikiza redio huwa inanipa riziki tu fulani ambayo ambayo mimi ndio huwa napata. Sasa kivyangu naweza sema kwamba unapokaa utapata kwamba utapata kwamba wakati mwingine uko na wakati ngumu na utapata kwamba labda vitu zako haziendi vizuri. Sasa mimi kivyangu naweza sema kwamba ninaposikiza redio huwa na huwa nahisi vyema. Na huwa nahisi kwamba mwili yangu sasa ama akili yangu imepumzika sana. Baada ya huwa nahisi kwamba wananipa uwezo ya kupumzika. Na nasema kwamba kupumzika na kukuwa na mafikira mazuri sababu hiyo ndiyo njia moja mzuri ambayo huwa inanipa uwezo ya kufanya vitu zangu na kukamilisha vitu zangu zote kwa amani. Ninapotoka kazini ninapotoka kazini na kurudi kwa nyumba na napata kwamba ni mimi tu ndiyo niko kwa nyumba huwa naona kwamba ni muhimu sana kuweza kupata tu hiyo nafasi ya kupumzika. Na hiyo nafasi ya kuona kwamba naweza fanya jambo moja au nyingine. Na hiyo ndiyo huwa inanipa uwezo ya ya kupumuzika na kujaribu kukamilisha kila kitu labda ambazo zilikuwa zinanisumbua sababu hiyo ndiyo jambo ambayo mimi binafsi naweza taka na ni jambo ambayo inaweza nipa tu ile furaha katika mwili yangu pia naweza ongezea kwamba kuna kuna wakati ambapo hata wewe binafsi ukienda nyumbani na urudi kwa nyumba, utapata kwamba unahitaji tu kupumzika na unahitaji tu kupata ile nafasi ya kuhakikisha kwamba vitu zako zinaendelea vizuri na kwamba uko shwari na uko shwari na salama wa mawazo. Unapokaa chini na kuelewa kwamba kuna vitu ambazo labda zinakusumbua na unaelewa kwamba labda kuna unaweza kamilisha vitu zingine kama umetulia tu vizuri utapata kwamba hata unaposikiza hiyo redio. Utapata kwamba roho yako na moyo wako inatulia. Na unafanya tu jambo vitu zako kwa maana. Na unafanya unaendelea kuyatenda kwa njia mzuri. Sababu unapoyatenda kwa njia mzuri na roho mzuri. Ndivyo utakuwa unafurahia na utaona kwamba utaona kwamba labda vitu zako zinaenda shwari. Na kwamba haufai kuwa na wasiwasi mingi. Sababu unapofanya hizo vitu zingine bila wasiwasi ndivyo utaona kwamba labda unafurahishwa. Na unasikia vizuri katika akili yako na pia hautaweza kuwa na ile wasiwasi mingi ambayo watu wengi labda saa zingine wako nayo. Na hiyo ndiyo huwa inatupa uwezo ya kukuwa na mafikira mazuri na kujishukuru na kushukuru zile vitu zote ambazo labda zinatutendekea katika maisha. Na wakati ambapo unapata hiyo uwezo ya kukaa chini vizuri na kukuwa na mafikira mazuri utaona kamba wewe binafsi unaendelea vizuri na mambo zako ziko shwari na hiyo ndiyo jambo nzuri pia naweza ongezea na kusema kwamba siyo kila mtu huwa anapenda kusikiza redio. Lakini kwa wale wachache ambao wanapenda kusikiza redio huwa wanapata hiyo uwezo ama huwa wanaona umuhimu ya kusikiza redio sababu ya zile vipindi zao bomba na zile vitu zao zote ambazo zinawapa furaha na zile tu zile maagizo na maelekezo ya hizi vipindi sababu inatupa uwezo ya kufikiria na kutupea uwezo mzuri na kimaisha na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa na inatupa furaha na uwezo mzuri sana katika maisha na mimi kivyangu naweza sema kwamba ni vizuri watu waweze kusikiza redio kwa mara moja ama nyingine sababu hiyo ndiyo jambo nzuri sana. Na naweza sema kwamba ni mzuri kila mtu aelewe hivyo na nashukuru yote.

Asante sana kwa hiyo swali. Mimi binafsi naeza sema hua napenda mikutano sana lakini kwa sasa hivi hua napenda mikutano ya kimitandao. Sababu ni tunapofanya mikutano za kitandao huwa najipata kwamba niko tu nawakati rahisi, wakati mzuri ya kuenda kwenye hizi mikutano na kusikia vizuri na kufurahia. Sababu ni rahisi sana kueza kuelewa haya yote na kueza kueza kuyaenda na kukua moja yapo ya hawa watu ambao wanahuduria hizi mikutano. Unapohuduria hizi mkutano unapo huduria hizi mkutano utapata kwamba sio jambo zito ama sio jambo ngumu kueza kuzihuduria, ilihali utaheza kuelewa kwamba ni muhimu kwa kivyako kwamba ata itakuwa ni rahisi kuhuduria hizi mkutano, utakuwa na wezo ya kufanya mambo zako na utakuwa na uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zako tu pia zinaendelea shwari sababu unapokaa na kufanya mambo zako na pia kwa nyumba ama pahali popote p nzuri ambayo ungefikiria utaona kwamba we binafsi unafurahia na unasikia vizuri na maisha na hiyo ndio jambo nzuri kila wakati ambapo hua napata hiyo nafasi ya kuhuduria hizi mikutano ya kuhuduria hizi mikutano ya dharura ama hizi mikutano za mitandao hua napata kwamba napata hiyo uwezo ya kupumzika na kuona vile ambayo labda naezafanya vitu zangu na jinsi ambavyo labda naezamalizia hizi vitu na kwa kikisha tukuamba nikosawa na nikoshwari na pia naezongeza kwamba ninapokaa ninapokaa chini na kukamilisha vitu zangu huwanapata kwamba nimepata tatizo nimepata nimeweza kutatua matatizo zangu na nimeweza tu kuwa na wakati mwema na mnasema wakati mwema sababu sio kila mtu ambaye anahudhuria. Hizo mikutano za kila siku ama wale watu ambao wanaenda kuhuduria hizi mkutano huwa wanapata, huwa wanafurahia. Na unapohuduria hizi mkutano na unaona kwamba unaendelea vizuri. Na unaeza zikamilisha na huna wasiwasi mingi kwa mfano. Unafaa uende kwa mfano ya kueza kuenda kuhuduria hizi mkutano. Utajipata kwamba we binafsi unafurahia na unapata tu ile wakati mzuri ya kufanya hizo jambo zote. Na kuona tu jinsi ambavyo maisha yako inaendelea vizuri na hiyo ndio jambo inafaa kivyangu, naeza sema kwamba mikutano ya mitandao imeendelea kuhakikisha kwamba maisha yetu inakuwa rahisi kidogo. Na kwamba maisha yetu inakuwa mazuri na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Pia naeza ongezea kwamba hizi mikutano za kimitandao yameeza kutupea uwezo ama yameeza kutupea furaha ya kukamilisha vitu zetu na kukamilisha tu zile na kukamilisha vitu zetu kwanjia moja au nyingine ya haraka na hiyo ndio jambo ambayo inafaa katika maisha. Naeza ongeza kwamba pia ni muhimu kwa kila mtu aweze kuelewa jinsi ambavyo tunaeza jisaidia pia. Na tunaeza hakikisha kwamba tumefanya mambo zetu kwa njia mzuri ambayo inafaa na njia ambayo inaistahili. Kila mtu anaeza stahimili na hizo ndiyo njia moja mzuri mzuri ambazo tunaeza hakikisha kwamba sisi pia maisha yetu imekua rahisi. Na tumeweza kukamilisha vitu kwa uzuri na kwa uhakika. Asante.

Naam, asante sana kwa hio. Naam, ni ukweli, mimi huwa napenda kuvaa kofia. Hata wakati huu, natumai niko na kofia tatu. Ambazo mimi huwa nazivaa. Wakati moja au nyingine. Na hio, huwa inanipa tu ile uwezo. Huwa inanipa ile uwezo. Ya kuweza tu kusikia vizuri mwilini. Sababu kivyangu, nawezasema sisi kama wanaume kofia. Kwetu pia ni kama urembo. Na unapo vaa kofia, utahisi kwamba umeweza kukaa na yale mavazi ya kisasa ambayo pia wewe binafsi utaweza kufurahishwa nayo. Na utaweza tu kusikia ni kwamba ni mzuri na wewe na inakupa tu nafasi mzuri ya kufikiria. Na nafasi nzuri ya kujilinganisha na watu wengine na mavazi ya watu wengine. Na dunia yetu ya kisasa, utapata watu wengi sana wanapenda kushindana kwa njia moja au nyingine. Na unapo vaa kofia, utapata kwamba kunazile kofia utapata hio kofia ambazo kwa sasa ziko kwa mavazi ama mitindo ya kisasa. Na hio ni jambo moja nzuri sana. Sasa unapo pata unaweza vaa kofia ambayo iko kwa mitindo na pia kama watu wengi sasa wako na hio mitindo ya mavazi yao sasa nikuvaa kofia ya aina fulani, na wewe binafsi uko na hio kofia. Utapata kwamba hata wewe unafurahishwa na unasikia vizuri sana na haya yote. Na hii yote inapotendeka, utajipata kwamba umeweza ata wewe binafsi unaskia tu vizuri na unashukuru, unajishukuru kwa kuweza kuwa na mitindo ya kisasa na mavazi ya kisasa. Sababu, siku hizi mitandao za kijamii imeweza kutuonyesha kwamba zile vitu zote ambazo tunafanya. Tunaweza zifanya, tunafaa tuzifanye kwa haraka na tunafaa tuzifanye kabla mitindo zibadilike. Na haya yote, tunazijua tu kwa kutumia mitandao. Na ni hizo mitandao pia ndio tutaweza kujifunza nazo vitu mingi sababu hio inatupa tu ile uwezo ya kushukuru na kujilinganisha maisha yetu na watu wengine ambao wanatoka sehemu fulani fulani, na hayo yanapo tokea utapata kwamba hata wewe binafsi unasikia vizuri na utaona kwamba angalau umefwatilia mitindo yakidunia. Na mitindo mapya ambazo zinakupa uwezo ya kuhisi tu vizuri na maisha yako. Na kuhisi vizuri kwa jinsi ambavyo unapokea mitindo mapya na mitindo ambazo labda ni mazuri na yanakupa wakati mwema. Pia naweza ongezea kwamba kuna umuhimu ya kila mtu kuweza kuelewa zile vitu zote ambazo zinamsaidia. Ama zile vitu zote ambazo zinampea furaha kwa mwili yao. Na kivyangu, kukuwa katika mitindo ya kisasha hio huwa inanipa nafasi mzuri ya kuweza tu kujiangalia na kujiuliza maswali mingi. Na kushukuru tu pale ambapo natoka na pale ambapo labda nataka kwenda. Sababu ni hio, sababu hio ndio jambo ambayo mimi huwa napenda. Na ni jambo ambayo huwa inanipa furaha. Kwa kila saa ninapo jaribu kufanya mambo yangu, huwa najikaza kwamba yaweze kuwa mazuri na yaweze kuwa yale ambayo yananipea furaha na tabasamu. Kwa sababu vile ambavyo tunaishi bila tabasamu sisi hatuna furaha. Na unafaa uhakikishe kwamba hata zile vitu ambavyo unafanya yanakumbwa na tabasamu. Na ni ya furaha, na yale ambayo yatakupa furaha kila mahali. Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba sera zote za kikazi ama za kampuni ni muhimu. Na sana sana mimi huwa naona kwamba pale ambapo watu wana jaribu kuishi kwa amani. Na hiyo ndiyo sera ambayo huwa naona ni muhimu sana. Sababu unapokaa, unafauhakikishe kwamba hata wale watu ambao unafanya nao kazi, mnafaa mkue mnaweza fanya kazi kwa amani. Sababu bila amani hakuna mtu atakaye kuwa na wakati mzuri. Na pia kazi za zile kazi za kampuni zitaweza kusonga vizuri. Munapo kosa amani utapata kwamba nyinyi binafsi hata hamtaweza kukamilisha jambo lolote. Na hamtaweza kuwa tu na wakati mzuri kwa hapo kwa kikazi. Na hiyo ni moja wapo wa mbinu, ambazo watu wengi tena huwa wanajipata wamekosa, wamekosa furaha na wamekosa kuelewana kwa njia moja au nyingine. Na pia naweza ongezea, naweza ongezea na kusema kwamba, sio kila mtu, sio kila mtu huwa anaona kwamba ni muhimu kukuwa na hiyo wakati wao mzuri na wakati wao waishi kwa amani na waweze kufikiria vizuri na wawezi tu kuelewa kwamba vitu zao zinaendelea vizuri sababu sababu kuna wale ambao huwa wanaona tu kwamba vitu zao ndio zinafaa zifanyike. Na maisha yao ni muhimu kuliko watu wengine. Na hiyo tu ndio pia huwa inaleta zile tashwishi. Ama zile mashida za kikazi. Ama mashida za kutofikiria vizuri. Ama kuona tu kwamba maisha yao inaenda vibaya. Na kivyangu pia naweza waongezea na kusema kwamba mimi ile sera muhimu sana katika kampuni huwa naona kwamba ni kuhakisha tu kwamba watu wamefanya kazi kwa amani na watu pia wamekua wasafi. Mnapo kwa wasafi inamaana kwamba nyinyi wenyewe mtaweza kuwa na wakati mzuri na mutaweza kufanya kazi kwa njia moja au nyingine vizuri na hakuna ule mtu ambaye atakuwa anapata tatizo kwa kufanya vitu zao kwa njia moja au nyingine. Kila mtu anapo zingatia usafi katika maeneo ya kazi, utapata kwamba hao, hao wanaendelea vizuri na kila kitu inaenda shwari. Na pia naweza ongeza tu kwamba ni muhimu kwa watu kuweza kuelewa kwamba zile vitu zote ambazo watu wanafanya wanapatwa na wakati mwema. Na unapo fanya hii yote, utajipata kwamba hata wewe pia vitu zako zinaenda vyema na unafurahishwa tu. Sababu hiyo ju jambo moja mzuri muhimu ambayo itakupa uwezo ama inawapa uwezo ya kukamilisha vitu aina kadha wa kadha. Na ni kutokana na hayo, ndiyo tunapata uwezo mzuri ya kusikia vizuri kimaisha na inatupa jambo nzuri na inatupa uwezo ya kufikiria na kukua watu wa maana. Na unapoishi, unapoishi vyema, utajipata kwamba maisha yako inendelea vizuri na mnazingatia watu wengi na mnasikia tu vizuri na kuheshimu kila mtu katika maisha. Na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Pia naweza ongeza kwamba sio kila mtu anaelewa haya na ni muhimu tuko watu wengine kuweza kuelezwa hizi vitu zote kwa sababu unapo gundua haya utakuja kuelewa kwamba vitu zenyu zote ziko sawa ziko swari na kivyako pia utasikia vizuri kwa maisha yako. Na hiyo tu ndiyo jambo ambayo, tunafaa tuzingatie na tuhakikisha kwamba tumefuata kila saa. Na unapoishi, unafaa uone kwamba ni muhimu kuishi na amani na heshima sababu ni hayo ndizo ambazo zitatupa wakati mwema katika maisha yetu pia. Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema, naam ni ukweli naifadhi kitu vitu za thamani. Kwanza kivyangu, kivyangu mimi hua naona thamani sio lazma ikue ni kitu ya kununuliwa. Lakini, thamani pia ni kitu ambayo ni kitu ya maana sana kwako. Na ni kitu ambayo inakupa uwezo. Inakupa uwezo, inakupa uwezo ya kufanya vitu zako, na inakupa uwezo ya kufurahia tu. Sababu hiyo ndio jambo nzuri sana na ni jambo mbayo inaeza tusaidia katika maisha. Pili naeza ongeza tu kwamba tunapofanya vitu, tunafaa tuakikishe kwamba sisi pia tunafanya vitu zetu vizuri na inafaa iwe inafaa iwe ni vitu ambazo zinatupa uwezo. Na pia naeza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kweza kuelewa kwamba kukua na kitu ya thamani haimanishi tu ni kitu ya thamani ya pesa. Na pia naeza ongeza kwamba kwa kila mtu anafaa alinganishe na anafaa aone kwamba ni kuna zile vitu ambazo zinatusaidia na zile vitu ambazo zinafaa zitupee uwezo ya kukua na kukua tu na furaha sababu kivyangu na huwa nasema kwamba kitu yangu ya thamani sana ni kitu ni kitu ambayo inanipa furaa. Na kitu yote ambayo inaeza nipea furaha ni kitu ambayo nafaa niilinde vizuri na ni kitu ambayo inafaa inisaidie kwa maisha. Pia naezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kweza kuelewa kwamba vitu zote ambazo tunazifanya ni vitu ambazo ni za thamani na vitu ambazo zitatusaidia tuwe na wakati mwema. Na pia naezaongeza na kusema kwamba unapofanya vitu zako vizuri na kuishi na watu kwa amani, utapata kwamba unafurahishwa, unasikia vizuri na pia utajipata tu una unahisi vizuri kwa mwili na kwa mafikra. Na kivyangu, naezaongezea kwamba zile vitu zote ambazo tunazifanya na tuna na tunaziakikisha yawe ya kutupea furaha, tapata kwamba tunafurahia na tunasikia vizuri. Pia, naezaongezea na kusema kwamba mimi kivyangu huwa niko na saa na nikona ile gari yangu ambazo hizo pia ni vitu za thamani. Lakini ile kitu ambayo huwa nahifadhi sana huwa na kipea thamani kubwa sana ni watoto wangu. Sababu hao ndio watu ambao ni watu muhimu sana katika mashia yangu pamoja na bibi yangu. Sasa ninapo kufanya vitu zangu zote huwa naakikisha kwamba vitu zangu zimeenda shwari. Na kila kitu kimekua salama. Sababu bila mimi huwa naona kwamba wanaeza angaika sana. Na hiyo siyo jambo nzuri siezi taka wahangaike. Sababu hii maisha siyo rahisi hivo bila kama watoto hawana wazazi wao na mimi siezi taka jambo kama hiyo iwafanyikie. Na siezi taka vitu kama hizo zifanyike katika maisha. Pili, naezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kweza kuelewa tu kwamba zile vitu zote ambazo tunafanya ni muhimu kujua na ni muhimu kuelewa ni muhimu kuona kwamba yanatusaidia na yawe ni yale yote ambayo ya natufunza jambo moja au nyingine. Sababu unapojua haya hata wewe kibinafsi utaona kwamba unaendelea vizuri na kwamba na kwamba wewe binafsi utaona kwamba labda kuna jambo mbayo inakufraisha na hiyo ndio inafaa sasa mimi kivyangu naezasema kwamba kitu ya thamani ni kitu ambayo inakupa furaha na watu wengi wanafaa waone kwamba unapokuwa na vitu za thamani sio lazima iwe ni kitu ambayo inakuja kwa mfano ya pesa. Na pia hiyo ndio jambo ambayo naezasema sasa kila mtu anafaa alinganishe vitu ambazo anazifanya na vitu ambazo labda ni zathamani ambazo pesa haiezi nunua. Na hio ndio jambo nzuri asante sana.

Namu, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema tu kuna mandhari tofauti tofauti na kila mtu akona mandhari yake tofauti ambayo akiona huwa anaona inamfuraisha na inampea tu wakati mzuri na wakati mwema. Pia naezaongeza kwamba unapofanya kazi yako utajipata kwamba labda saa zingine umeweza kutembea. Na saa zingine umeweza kufurahia maisha. Na saa zingine umeweza kuona kwamba ni muhimu. Ni muhimu kuweza kukuwa na wakati mwema. Na kukua tuna wakati mzuri kimaisha. Na pili, naeza ongeza kwamba vitu zote tunazo fanya. Tuna faa tuhakikishe kwamba ni yale ambayo yanafurahisha macho yetu. Na yanatupea uwezo ya kuwa na fikra tu mzuri. Na kuwa na uwezo ya kuendelea vizuri kimaisha sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa na jambo ambayo inatufuraisha. Naezasema kwamba kila saa tunapokaa tunafaa tunapokaa tunafaa tuhakikishe kwamba vitu zetu zinaenda vizuri na vitu zetu inakuwa salama katika maisha. Na naeza ongezea na kusema kwamba unapofanya vitu zako pia unafaa uhakikishe kwamba labda unatembea na unajaribu kuzurura kila mahali pa dunia. Na hiyo ndo jambu ambayo inafaa. Sasa mimi mandhari ambayo nimeona mzuri sana ni ile ambayo ni ya ni ya kipwani. Sababu huko pindi tu ninapoenda huwa naskia vizuri sana. Na huwa najipa, huwa najipea wakati mwema na wakati mzuri kwa maisha. Na ninapoenda pale kwenye pwani huwa narudi kama nimefurahia na huwa nakuja kama nimeeza kuogelea vizuri. Sababu hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanipa furaha. Sasa kivyangu, hiyo ni jambo moja nzuri ambayo huwa naskia nayo vizuri ama naona ni vizuri sana na hiyo. Ni kitu ambayo huwa inanipa furaha sana. Pili, naezaongeza kwamba kila mtu anafaa aeze kuelewa zile umuhimu ambazo labda zinatokea ama ambazo zinatupa uwezo ya kufanya jambo moja au nyingine na kuhakikisha kwamba kila kitu ambayo tunafanya inatupa furaha na inatusaidia kimaisha na inatupea tu uwezo ya kukamilisha mahitaji yetu yote ya kila siku sababu hio. Sababu hiyo ni jambo ambayo inatusaidia kimaisha. Naeza ongezea na kusema kwamba kila mtu kila mtu anaye fanya, anaye eza kutembea na kuzurura. Utapata kwamba yeye binafsi akona wakati mwema. Na ako tuna wakati wakati ambayo inafaa. Na wakati ambayo labda itatupea uwezo mzuri. Na ile ambayo tunafurahia na inatusaidia na hiyo ndio jambo moja mzuri. Na ambayo itatupea uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yetu imeendelea. Na maisha yetu imeeza tu kukuwa mzuri na ya kutufurahisha. Naeza pia sema kwamba ile mandhali ya kipwani maramingi sana huwa inafanya na furahia kwa maisha yangu. Na mara mingi sana huwa inanipea ile uwezo ya kuha kikisha tu kwamba nimeeza ku kufuatilia jambo moja au nyingine na kuona tu kwamba nimefurahishwa na wale watu wote ambao wanaishi huko kwenye pwani na hiyo maisha yao vile ni mzuri sababu sio kila mahali utapata watu wana wakona hiyo mandhari mazuri na sio kila mahali utapata kwamba watu wanafurahishwa sana na hiyo maisha. Na mimi kivyangu, hiyo huwa inanipa changamoto ya kukamilisha vitu zingine na kukua tunafikra mzuri. Na hiyo ndio jambo moja muhimu sana naezataka pia niendelee nayo kwa maisha na niendelee tu ku zurura na kuona mandhari mapya mapya kila siku sababu hiyo inanipa furaha katika mwiliyangu.

Naam, asante sana kwa hio swali. Naweza ongeza na kusema kwamba mimi binafsi huwa nafurahishwa na vitu mingi sana wakati ambapo ninafuraha. Na sasa, wakati ambapo tayari ninafuraha, huwa napata ile nafasi ya kuweza tu kuhisi vizuri na kuweza kujifikirilia na kukumbuka yale yote ambayo labda yamatendeka kwa maisha yangu. Sababu ni kutokana na hayo, ndipi, ndivyo nilikuwa vile nilivo kwa leo. Na hizo zimeweza kunifunza tu kuweza kukuwa mtu wa maana na mtu wa ambaye anaaminika katika maisha, hiyo ndio jambo nzuri. Na wakati wa furaha na mimi kivyangu wakati wafuraha huwa huwa ninaangalia tu huwa nahakikisha kwamba nimeweza kupata gumzo na marafiki wangu. Sababu hao ndio huwa wananipea uwezo ya kuweza kukuwa na mawazo mengi. Na kuweza kujifikirilia mara mingi sana katika maisha. Na haya yote huwa inanipa ile nafasi tu ya kujikumbusha vitu mingi. Kujieleza vitu mingi na kujiuliza maswali mengi sana na maisha. Sababu bila kujiuliza hizo maswali ngumu ngumu. Utajipata kwamba we binafsi hata huna furaha kwa maisha yako na utajipata labda kuna jambi moja au nyingine ambayo labda kwa wakati huu inakuchanganya na inafanya unasikia vibaya na maisha. Na hiyo sio jambo nzuri sana. Na mimi kivyangu naweza ongeza na kusema kwamba, kwa wale watu wote ambao wanafanya kazi, kwa wale watuote ambao wanafanya kazi ama wakona marafiki ambao waliweza kusoma nao kitambo utapata kwamba hai watu wate wakona ile tatizo ama wakona changamoto aina fulani fulani ambazo wanafaa labda wajadiliane na watu wenzao ama wanafaa wasaidiane nao kwa mafikra na kwa kimawazo. Munapoweza kufanya haya yote. Watapata tu kwamba mkona wakati wakati rahisi na wakati mzuri ya kuelewana. Na wakati mzuri pia ya kusaidiana kwa njia moja au nyingine. Sababu munapo kuwa marafiki mnafaa muweze kusaidiana. Na mnafaa mkuwe mkona uwezo ya kusaidiana. Na kukua tu na wakati mwema. Na hio ndio jambo ambayo inafaa. Naweza ongezea na kusema kwamba pindi unapo kuwa na marafiki wazuri, mna pata kwamba mnaweza fanya mambo zenyu vizuri, mnaweza saidiana kwa mawazo na mnaweza saidiana kwa kimafikra pia. Na ni kutokana na haya yote, ndivyo utapata kwamba kukua na urafiki ni muhimu na kukua watu ambao wanaelewana ni muhimu. Sababu, marafiki wazuri ni wale wanaskizana wakati wafuraha na wakati wa shida. Na sio rahisi kupata marafiki kama hao kila siku. Na maramingi utapata kwamba kuna wale ambao wanapata matatizo kadha wa kadha na kuna wale ambao marabmingi wako na, pia wako na furaha. Sasa, mnapo kaa hivi na kusaidiana kimawazo na kimafikra utqona kwamba we binafsi unafurahishwa na unasikia vizuri sana kwa kimaisha. Na hiyo ndiilo jambo nzuri na ni jambo ambayo inasaidia sana. Na pia naweza ongeza kwamba hizi, hii yote, tunafaa tujisaidie nazo. Na tunafaa tuelewe kwamba vitu vyote. Natuelewe kwamba vitu vyote ambazo tunazifanya ni za maana. Na zile ambazo zinatupa nafasi nzuri ya kimaisha. Na zinatupa wakati ya kuendelea kujieleza. Na maramingi pia mimi ninapofurai huwa naenda kuogelea. Ninapo ogelea, huwa naona kwamba nimeeza kujifuraisha na nimefanya jambo ambayo rohi yangu inapenda. Na ni haya yote, hizo zote ndio jambo ambazo zinanipa wakati mwema, wakati mzuri ya ku kimawazo na wakati tu ya kujiendelesha kimaisha pia. Asante.

Asante sana kwa hilo swali. Vipuli mara mingi kivyangu huwa nazilinganisha kuwa ni aina ya mavazi ama ya urembesho. Ya aina ya mavazi ama urembesho ya wanawake ama wale wasichana wakike sababu mimi kivyangu naweza sema kwamba ni muhimu. Ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba kuna zile vitu ambazo hata tukifanya haziingiani sasa na zile vitu ambazo mimi napenda. Kivyangu huwa naona kwamba masikio sifai kutoboa sana. Na inafai baki tu hivyo vile ziko. Na wakati ambapo hata nafikiria kuangalia ama nafikiria kuona kwamba vitu zote ambazo nafanya nijipate kwamba naanza kuvaa vipuli. Itakuwa naona kwamba kuna kitu ambayo sio mzuri na mimi na nitapata kwamba hainifurahishi na hainipei uwezo ya kuona ya kufikiria na labda kuona kuona kwamba kuna jambo moja muhimu ama jambo ambayo hainipei hainipei wakati mzuri wa kifikira ama hainipei tu nafasi mzuri ya kimaisha sababu mimi huwa sipendi hivyo na naweza taka tu nisikie vizuri na maisha yangu. Pili, naweza ongeza kwamba, mimi kivyangu vipuli haijawai kuwa ni kitu yangu na haijawahi kuwa ni jambo ambayo inanipa furaha. Sasa naweza ongeza na kusema kwamba, ninapokaa na kujaribu kukamilisha vitu zangu na labda ikuwe ni kwamba na nafaa nivae vipuli, nitajipata kwamba si furahii maisha. Na nitapata tu kwamba niko na wakati mgumu. Na ni jambo ambayo haita nisaidia sana. Na tena, naweza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuona kwamba unapokaa na kukaa na mawazo mazuri. Ni lazima pia uweze kuelewa kwamba kuna zile vitu zote ambazo labda zinaweza kupea uwezo ya kukua na mafikira mazuri. Ama yanaweza kupea uwezo ya kukamilisha vitu zako kwa njia moja au nyingine. Sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Naweza ongezea na kusema kwamba naam vipuli ni njia mzuri ya kuhakikisha kwamba uko na mavazi ya kisasa. Sababu unapokaa ama unapofanya mambo zako. Utajipata kwamba umefurahia ama umefanya tuma mambo zako kwa njia moja au nyingine. Pia naweza ongezea na kusema kwamba mimi kivyangu kuna zile vitu zote ambazo tunafaa tujilinganishe nazo tunafaa tu ifanyi zitufurahishe na saa zingine utapata kwamba tunaweza kosa kuzifanya. Na hata tunapo zifanya, watu wengine hawatafurahia. Na ndiyo maana mimi kivyangu, mimi sipati furaha kwa kuvaa vipuli. Sababu sio jambo ambayo inanipa furaha kivyangu. Ilhali, kuna wale watu ambao wanafurahishwa nazo. Na pia naamini kwamba, kwa sababu mimi mwenyewe si zipendi, hawafai kutozivaa. Hao wenyewe wanafaa tu wazivae, wanafaa wafurahie maisha yao sababu unapofurahia maisha yako ni wewe mwenyewe unasikia vizuri na mimi pia siwezi kuwa nataka nikataze watu wengine kuvaa vitu ambavyo ama kufanya vitu ambavyo zinawapa furaha sababu hiyo sio jambo nzuri sana na maisha na pia ni muhimu tu kuelewa kwamba kila mtu anafaa atende yale matendo ambayo yanampa wakati mwema na yanampa fikira mazuri na hiyo ndiyo jambo ambayo ni ya maana katika maisha. Hata mimi naweza taka nifanye yale vitu zote ambazo zinanipa uwezo ya kutabasamu na uwezo ya kusikia tu vizuri katika maisha. Asante sana kwa hayo na nimeweza kufurahia kujadiliana kuhusiana mada yetu ya leo.

Naam, asante sana kwa hiyo, hiyo swali, kuhusiana na ni tendo gani, wema nimewai kufanya. Naeza sema kwamba, mimi kivyangu, kuna yale matendo ambayo mimi huwa naona ni kama naeza tenda vizuri, ama nimetenda kwa watu, na nimeeza tu kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo nazifanya ni mazuri na yananisaidia. Sasa mimi naeza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba zile vitu zote ambazo tunazifanya. Yawe tu mazuri na yawe yawe yale ambayo yanatusaidia kukua watu wa maana katika jamii. Na tuweze tu kuelewa kwamba unapotenda wema unafaa ushukuru mwenyezi mungu kukupea hiyo uwezo ya kutenda hayo mazuri. Sababu kila saa kuna wale watu ambao wanafanya mazuri na wanazikamilisha tu kwa rohi safi. Na saa zingine pia ni mzuri kutenda wema na ukose kwa sabu. Lakini pia kuna wakati ingine ambayo siyo vibaya kukumbuka ulifanya hii na hii. Na kwamba unafaa ujikumbushe kwamba wewe si mtu mbaya ilhali we ni mtu mzuri na haya yanapotokea utapata kwamba hata wewe mwenyewe unajishukuru wakati mwengine kukua mtu mzuri kimaisha na ukua mtu ambaye saa zingine huwa na anasaidia wale watu ambao wako kwa dhiki na kivyangu, kivyangu naeza ongeza kwamba mimi mwenyewe nimeeza kutenda mazuri, nimeeza kusaidia watu wakati wa shida na nimeeza tu kukua na furaha na kufanya mambo muhimu sana katika maisha ya watu wengine pia. Na hiyo, hiyo ni jambo nzuri ambayo imeeza kunisaidia pia kimaisha. Na naeza ongeza kwamba, naeza ongeza kusema kwamba kila wakati ama kila mara ninapoweza kufanya haya huwa inanipa uwezo na huwa inanipa furaha na huwa inanisaidia tu kwa njia moja au nyingine. Na pia, naeza ongeza na kusema kwamba kila mara ninapotenda wazuri kwa mfano labda ninapo lsaidia mtu ambaye ako kwa dhiki na naeza taka nimpeleke mahali. Ama ninaposaidia mtu ambaye labda alikuwa anataka chakula. Ama kama kuna mtu alikuwa anataka asaidiwe na kumalizia jambo fulani. Mimi huwa naona ni kama ni jambo ambayo ni ya kawaida tuu na sifai kuyazingatia sana kwa kimawazo. Sasa ni napotenda haya yote huwa naona kwamba huwa nafurahishwa. Na roho yangu tu huwa inatulia na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipea tu wakati mwema na wakati mzuri kimaisha. Na pia naeza ongeza na kusema kwamba kuna ile wakati ambayo unapokaa chini utaona kwamba vitu zako tu zinaenda shwari. Na utaeza tu kuhakikisha kwamba unafaa uwe, unafaa uwe tu na ile uwezo ya kujizingatia. Na kukuwa na ile uwezo ya kukamilisha yale yote ambayo unayafikiria. Ama unaona ni muhimu. Na kwa sasa, naeza sema kwamba ninapoutafutia watu ambao labda hawana uwezo. Ama wanauliza mahali pa kuenda. Ama ni wagonjwa kwa njia fulani, njia moja ama nyingine. Huwa naona kwamba nafurahishwa sana na huwa naona kwamba ni jambo la kusaidia jamii. Sababu ni hii jamii ama ni hawa watu ambao huwa wananipa uwezo ya kuhakikisha kwamba tuko salama na kila kitu inaenda shwari. Na bila wao utapata kwamba utapata kwamba wewe binafsi labda hungekuwa mahali uliko kwa sasa. Na labda pia ungekuwa na wakati mgumu kwa maisha yako pia na hiyo hiyo siyo jambo nzuri sana. Sasa kivyangu naeza sema kwamba mimi ninapotenda wema huwa inanipa furaha na inanipa uwezo ya kuendelea kufanya mambo zangu vizuri. Na mimi huwa nafurahia sana kimaisha. Na hiyo ndo jambo ambayo huwa nazingatia. Sababu inanipea uwezo na furaha katika maisha yangu na mawazo.

Asante sana kwa hayo. Kwa maoni ya kutoa sadaka na michango Mimi naezasema kwamba Mimi huwa natoa michango. Na huwa natoa sadaka pale ni napoenda kwenye kanisa. Na michango ni maramingi huwa natolea marafiki wangu. Ama wale watu wa familia ama ata wale watu ambao wanaenda kazini na tunafanya nao kazi pamoja. Sababu hiyo ni jambo moja nzuri sana. Na unapoweza kusaidia rafiki yako wakati wadhiki utaona kwamba nawe pia unaskia vizuri na nawe pia umekuwana wakati mwema kimaisha. Na hiyo tu ndio jambo ambayo inaeza nisaidia na inanipea uwezo mzuri ya kufikiria wakati ingine ya maisha. Na sasa mimi naezasema kwamba punde tu ama pale ambapo mtu anapatwa na makosa kidogo ama matatizo kidogo ama changamoto kidogo kwa maisha. Ni mzuri tu aeze kupata usaidizi na kwa sababu saa zingine ni hiyo usaidizi kidogo ambayo inatupa uwezo ya kufurahia na inatupa uwezo ya kufanya mambozetu za kimaisha. Na inatupa uwezo ya kuhakikisha tu kwamba tumeendelea vizuri na tumeweza kufikiria kwa njia moja au nyingine. Na kutoa chango, sana sana wakati wafuraha ama dhiki, utajipata kwamba, utapata kwamba siyo kila mtu huwa anatoa chango. Kuna wale watu tu ambao ni wakaribu kwako, ndio huwa natoa chango. Na hii ina maanisha kwamba hawa watu wote huwa wakona hio furaha, ama wakona furaha ya kuona wewe mwenyewe uki, ukiendelea vyema kimaisha. Na hiyo ndio jambo ambayo inafaa katika maisha yetu. Na pia naeza ongeza kwamba ni muhimu ni muhimu kwa kila mtu kuweza kugundua na kuelewa kwamba wale watu wote ambao wana kusaidia wakati wa dhiki ni watu wamaana na hata wale watu wote ambao wanakusaidia wakati wafuraha ni watu wamaana sana. Na ni hayo ambayo huwa inafanya tuna furahishwa ama tunaskia vizuri kwa maisha na tunaona jinsi ambayo labda tunaeza jiendeleza na kujisaidia wakati wa dhiki na wakati wa furaha. Sababu, sio kila mtu atakuwa na iyo uwezo ama atakuwa na furaha kukusaidia ama kukupea tu nafasi mzuri ya kujiongelelesha wakati ambapo labda wewe unaitaji usaidizi. Na hiyo ni jambo ambayo watu wengi wanafaa wajue sababu kama unaeza kuwa na watu ambao wako tayari kukupea usaidizi wakati ambao ukona shida. Inamaana kwamba hata wewe hata wewe mwenyewe utakuwa na furaha na utaeza kujisaidia kwa njia moja au nyingine. Na hiyo hiyo ndio jambu la maana sana. Sasa naezaongeza na kusema kwamba unapo kuwa na ni muhimu kukuwa na marafiki wa dhati. Na ni muhimu kuelewa kwamba kuna vitu za kufanya na kuna vitu ambazo zinakufurahisha kimaisha. Na ni vitu ambazo labda kwa watu wengine si za maana. Lakini unapokuwa na vitu ambazo zinachangia pakubwa katika mafikirazako unafaa tu uelewe kwamba hii yote inafaa ikuwe ni moja yapo ya jinsi za ku za kuhakikisha kwamba wewe binafsi uko salama, uko vyema na unapata wakati mwema katika maisha yako na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa katika maisha kivyangu ninapotoa sadaka hiyo huwa ni muhimu kwangu huwa inanipea uwezo ya kufikiria huwa inanipa uwezo huwa inanipa uwezo ya kuskia vizuri na uwezo tu ya kukuwa na wakati mwema sababu hiyo ni moja yapo ya mbinu za kunipea za kunisaidia na kunipea tu nafasi mwema ya kuhakikisha kwamba vitu zangu zote ama vitu zetu ziko salama ama kwamba tunaendelea vyema na maisha Santi.

Asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba mimi wenyewe. Napenda kuongea sana na sio kuongea na kila mtu ilhali napenda tu kukuwa na wakati mwema. Na ninapoongea saa zingine kwa kuletwa na kuletwa na hizi teknolojia za kisasa kuletwa na hizi teknolojia za kisasa utapata kwamba unapo labda saa zingine unapoongea utapata kwamba unafanya mambo zako na unaweza kuwa tu unafanya jambo moja au nyingine. Na hiyo inakupa uwezo ile uwezo ya kufikiria vizuri na uwezo ya kuendelea kutazama ama kuona tu jinsi ambavyo maisha inaendelea. Na wakati ingine unapoongea, utapata kwamba unasikia vizuri na hiyo inakupa uwezo ya kukamilisha vitu zote ambazo labda ulikuwa unaona mahali na vitu ambazo zilikuwa zinakupa wasiwasi na maisha yako. Na pili, naeza ongeza kwamba unapofanya haya yote, utajipata kwamba wewe binafsi, unasikia vizuri, na utapata kwamba unasema kila kitu ambayo labda ungetaka kuyakamilisha kwa roho yako na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Sasa kivyangu, ninapoongea na labda ile teknolojia inachukua na inaniandikia. Hiyo, huwa inanipa furaha na inaniachia tu zile mafikira mazuri na maisha yangu. Na pia inafanya nahisi vizuri katika maisha yangu. Sasa pia naeza ongeza, pia naeza ongeza kwamba kwa wale watu wote ambao labda wanapenda kuandika. Sio jambo mbaya kupenda kuandika. Sababu najua sio kila mtu anapenda kuongea. Na pia huwa naona kwamba pia huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujiongelesha, kuweza kuelewa kwamba ni muhimu kuona kwamba vitu zako zinaenda. Ama ni muhimu kuona kwamba zile vitu zote unajihusisha nazo. Ni za maana na pia ni vitu ambazo labda zinawezatupea uwezo. Uwezo ya kufikiria na pia zinatupea uwezo ya kuhakikisha kwa mba tumeendelea vyema na maisha. Na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Na mimi pia ninapoweza kuongea na labda ile tarakilishi na nakili zile vitu ambazo nasema nitapata kwamba niko na furaha na nimeweza kuona kwamba nimeweza kujua zile umuhimu ama zile vitu ambazo nafaa nifanye sababu hiyo ndiyo mojayetu mojapo ya vitu ambazo zinanipa furaha katika maisha yangu sasa pia naeza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua zile vitu zote ambazo wanapenda ama zile vitu zote ambazo wanaona zinaweza wasaidia. Ama inaezafanya wahisi kwamba wako na tatizo kidogo katika maisha. Sababu kivyangu huwa naona kwamba kwa kila mtu ambaye anaelewa jinsi ya kuongea vizuri utapata kwamba ako na bahati mbaya ama ako na wakati tu wake ambayo inamfurahisha. Sababu hiyo ni jambo nzuri sana. Na unapoweza kuzingatia haya yote, utajipata kwamba unafurahishwa na unapata tu ni wakati mwewa ya kujiangalia kimaisha na hiyo ndiyo kitu ambayo inafaa. Mimi ninapoongea huwa najipata tu kwamba nimeweza kufurahishwa na nimeweza kusikia vizuri katika maisha. Sababu hiyo ndio jambo ambayo inafaa na ni jambo ambayo inanifurahisha. Na huwa inanipa tu uwezo ya kuelewa kwamba kuna vitu muhimu za kufanya na za kushukuru.

Asante sana. Mimi kivyangu nawezasema kwamba mimi huwa napenda zile filamu sana sana za kibiashara. Naweza kusema kwamba kutazama ama kuyafuatilia filamu za kibiashara huwa inafanya nasikia vizuri sana. Na mimi kwamba mimi kwanza naweza sema ni muhimu ni muhimu kuelewa kwamba kuna vitu ambazo zinanipa uwezo, zinanipa furaha. Na hizo ndiyo jambu ambazo zinaweza nisaidia kweza kuona kwamba maisha inafaa iendele na maisha inafaa ikue mazuri sana. Na mimi kivyangu naweza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kufanya jambo yake. Ama kuweza tu kujua kwamba hii ni kitu ambayo inakupa furaha. Na ni kitu ambayo inakupea uwezo ya kushukuru. Na kuelewa kwamba unafaa ukamilishe vitu zote. Na unafaa uelewe kwamba unafaa uelewe kwamba unapotia bidii katika maisha unafaa kwa tunaba unafaa tu uelewe kwamba unapotia bidii katika maisha utakuwa na wakati mwema. Sasa mimi, mimi, mimi naweza sema kwamba kuna zile filamu ambazo watu wanapenda kufuatilia. Na saa zingine naweza sema ni sana sana yenye huwa napenda kufuatilia inaitwa zile vipindi za komedi tena. Sababu zile vipindi za kucheka unapo cheka, ninapo cheka huwa naona kwamba nafurahishwa. Na sana sana hizo vipindi huwanapenda kuzitazama jioni bada ya kazi, baada ya siku ngumu na hiyo uwa inanepea uwezo ya kujaribu kukamilisha matatizo yangu. Ama mafikira zangu mingi sababu unapo hakikisha hizo ziko sawa. Hata we binafsi utaweza kusikia vizuri na utaweza kukamilisha vitu mingi. Na hiyo tu ndiyo jambo ambayo huwa inanipea uwezo ya kuhakikisha kwamba nimefanya mambo zangu vizuri. Na nimefanya uwezo ya kuelewa kwamba vitu zote ambazo nazifanya. Ni vitu ambazo zinanisaidia na ni vitu ambazo zinanipea uwezo na zinafanya nafikiria vizuri na zinafanya nahisi kwamba na mwili yangu iko sawa na akili yangu pia imetulia. Sababu hiyo ndiyo jambo la maana. Pili, naweza ongeza kwamba wakati wa mwisho ambao niliangalia kipindi vya kuchekesha. Ilikuwa ni kama siku mbili iliyo pita sababu hiyo ndiyo siku ambayo nilikuwa nimerudi kwa nyumba kama nimechoka ama nimekasarika sababu hiyo haikuwa sikuwa nimepata nafasi nzuri sana ya kufikiria na nafasi nzuri ya kufanya mambo zangu sasa nilipo kaa na kuona kwamba kuna vitu ambazo nafaa ni nizikamilishe na nikapata kipindi ya kuchekesha hivyo niliweza kusikia vizuri na niliweza kuona kwamba hiyo ni jambo ambayo labda ilinisaidia. Na ilinipa uwezo ya kufikiria sana kimaisha na mimi naweza ongeza kwamba na pia naweza ongeza kwamba hizo vipindi zilinipia uwezo ya kukuwa tu mwangalifu sana katika vitu za dunia na vitu zingine ambazo inatendeka. Na pia hiyo kipindi niliweza tu kukikatazama bila kukuwa na hamu yote. Na nilikuwa nadhani tu nikipindi ingine tu kama ya kawaida. Na kivyangu niliweza tu kuendalea na nikakimaliza na pia ni ukweli naweza penda kukitazama tena sababu ilikuwa ni ile kipindi ambayo inakuja tu bila mpango na ilinipea uwezo ya kukuwa na mafikira mingi. Na hiyo pia ni jambo ambayo ili nifuraisha sana. Sababu ni kipindi ambayo inaongelea matatizo ya dunia na vile ambayo kila mtu anafaa tu ajikaze. Sababu kila mtu akona shida zake kimaisha. Na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa katika maisha yetu ya kisasa. Hakuna jambo rahisi, kila mtu anafaa atie tu bidii.

Asante sana kwa hiyo, naezasema kwamba mimi, mimi napenda chakula yenye ladha mzuri, chakula yenye ladha ambayo inaezafanya ufurahie na maisha, chakula yenye ladha ambayo itafanya tusikie vizuri kimaisha na ile ambayo itanisaidia tu nieze kutamani kuendelea kukula tena. Sababu hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanipea uwezo ya kuhakikisha kwamba kila kitu inendelea vyema na kuhakikisha kwamba nafurahia tu kimaisha yangu pia. Mimi kivyangu nazaongeza na kusema kwamba sio kila mtu anaeza kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo anafanya ni vitu ambazo zinampea furaha, naezaongeza na kusema kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaezapata wakati rahisi na shughuli zake. Hakuna wakati ambaye anaezapata vitu rahisi kama maisha yake pia sio mazuri. Sasa kivyangu, naezasema tu kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba pale ambapo unafanya kazi kwa bidii, unafaa uhakikishe kwamba, hata zile chakula ambazo unazila ni za maana na ile ambayo inafanya, inakupea uwezo ya kufurahia na kujielewa kimaisha na kuweza tu kuhisi vizuri katika maisha yako. Na pia nezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba ama kuweza kuelewa kwamba aina tofauti tofauti ya chakula ambazo hao wenyewe wanazipenda kwa sababu ni haya ni hii chakula ambayo itatupea wakati mzuri na wakati mwafaka wa kukua na mafikra mazuri. Na pia tu hata we pia ukikula chakula yenye ladha tamu, utaeza kujifurahisha utaeza kuona jinsi ambavyo labda unakuwa na wakati mwema. Na mafikra zako zinakua mzuri. Sababu ni hayo ni hizo mafikra ndizo zinakupa uwezo ama zinakupa ile nafasi ya kushukuru jinsi ambavyo umefanya kazi kwa bidii. Na unapokula chakula kitamu ama yenye ladha mzuri, pia weo binafsi utaona kwamba angalau kutia bidii katika kazi zako zinaezafanya upate chakula mzuri na zinakufanya uhisi ni kwamba umeweza kufanikiwa na maisha pia na kufanikiwa na maisha ndiyo jambo ambayo kila mtu anataka na ni jambo tu ambayo ni lazima uweze kukua umeanza kutumia ama kukula chakula mzuri ndizo utaeza kushukuru na kuona kwamba unaendelea vyema. Na hiyo ndio jambo mzuri na jambo ambayo inasaidia kila mtu katika maisha. Na hiyo pia naezasema kwamba kwa kila mtu ni muhimu sana aeze kuelewa haya yote na aeze tu kuzingatia amani. Na aeze kujua kwamba na naezasema tu aweze kuelewa kwamba ni muhimu kwa kila mtu kukua na hiyo ladha. Na mimi ladha ambayo napenda sana ni ladha ile ya chakula pilau. Sababu hiyo huwa ni huwa inanipea tu wezo ya kusikia vizuri, kufurahia. Na kuona kwamba naeza endelea kula chakula tamu. Na sababu hiyo ndiyo jambu ambayo hua inanipa uwezo ya kufikiria na kusikia vizuri katika maisha. Na pia ninapo kula chakula yenye ladha tamu hua naona kwamba maisha yameendelea vizuri. Na pia maisha yamekua mazuri sana katika vile ambavyo nafanya mambo yangu. Sasa ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba unapokaa tu unafaa ujaribu kukula chakula yenye ladha tamu mara moja ama mara mbili. Sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inatupa uwezo ya kukua tuna wakati mwemwa na kushukuru maisha yetu pia.

Naam, ni ukweli sana mimi, mimi kivyangu huwa napenda kucheza ngoma sababu kucheza ngoma ndiyo njia moja kubwa ambayo huwa inanisaidia kupumzika na kusikia vizuri. Sasa mimi, mimi huwa najiambia kwamba, huwa najiambia kwamba zile vitu zote ambazo nazifanya kwa maisha. Yanafaa yawe mazuri na yanafaa yawe ni kama zile ambazo zinanipa uwezo zinanipa uwezo ya kuhakikisha kwamba ni zile ambazo zinanipa uwezo ya kuhakikisha kwamba kila kitu ambayo tunafanya kuhakikisha kwamba zile vitu ambazo tunafanya ni vitu za maana. Na vitu ambazo zinatupa furaha na pia ni vitu ambazo zinanipa zinanipa wakati mwema ya kufanya mambo zetu sababu hiyo ni jambo moja mzuri. Na hiyo ndiyo huwa inanipa furaha sana katika maisha. Na jambo ingine, naweza sema kwamba unapocheza ngoma, sana sana zile ngoma ambazo unapenda utapata kwamba wewe kibinafsi, utapata kwamba unahisi vizuri. Na utapata kwamba unaelewa unaelewa vitu mingi ambazo wewe unahisi vizuri. Na vitu ambazo labda unaelewa zitakusaidia na utaweza kuendelea vizuri na maisha. Na mimi, mimi naweza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba unapokaa chini vizuri na kuelewa vile maisha inasonga. Utaweza tu kujiendelesha vizuri na utahakikisha kwamba mambo yako yote ambazo unafanya ni muhimu. Na utapata kwamba wewe binafsi unafanya mambo zako kwa njia moja au nyingine ambazo ni mzuri. Na pia unapocheza ngoma pia mara mingi. Utapata kwamba hiyo ngoma ambayo unacheza ni inakufanya uweze kutulia. Na saa zingine inakufanya kwamba uweze kuelewa jinsi ambazo unaweza maliza vitu zako ama jinsi ambavyo unaweza hakikisha kwamba roho yako tu na akili imeweza kutulia baada ya kazi ngumu. Na unapokaa chini ni muhimu kuelewa kwamba kusikiza ngoma siyo jambo mbaya. Unaposikiza vizuri, unaposikiza vitu zote unazopenda. Utapata kwamba wewe binafsi unahisi vizuri kwa roho yako. Na utajipata kwamba unaelewa jinsi ambazo labda unaweza tumia kuhakikisha kwamba vitu zako zote tu zimeenda vyema na kuhakikisha tu wewe umekuwa na wakati mwema na umeweza kufurahia na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Tena naweza ongeza kwamba ile tabia ya kusikiza ngoma huwa ni mzuri sana. Na ile tabia ya kusikiza ngoma ndiyo huwa inatupa zile mafikira ama uwezo ya kujiangalia na kushukuru namna ambavyo vitu zote zinafanyika. Na namna ambavyo labda tunaweza fikiria na kuona jinsi ambavyo tunaweza jisaidia kwa maisha sababu hiyo ndiyo jambo moja muhimu na jambo moja mzuri sana. Unapoweza kutatua haya matatizo ya kila siku saa zingine kwa kusikiza ngoma. Utajipata kwamba utajipata kwamba roho yako pia imetulia na utajipata kwamba unahisi vizuri katika maisha yako. Na hiyo ndiyo huwa ni jambo mzuri na ni jambo ambayo inatupa furaha na inatufanya tusikie tuhisi vizuri na tuhisi tu kana kwamba labda dunia inatujali. Sababu saa zingine ngoma ambazo tunasikiza ni zile ngoma ambazo zinatupa furaha, zinatueleza kwamba tunafaa tuendelee kutia bidii, zinatuonyesha vile watu wengine walijikaza kimaisha. Na zinatuonyesha namna ambazo watu walikuwa wanaelewa vile watu wengine walikuwa wanatatua mashida wakati fulani. Na hiyo ndiyo jambo muhimu sana katika maisha. Unafaa ujitie tu bidii na usikose kuelewa kwamba kila mtu huwa anapitia wakati wa shida. Na wakati mwingi watu wengine wanafurahia maisha yao. Na hiyo ndiyo jambo ambayo kila mtu anafaa aishi. Na inafaa iwafurahishe sana katika maisha asante sana.

Asante sana kwa hiyo na mimi kivyangu huwa napenda kuenda sinema wakati ninapo pata wakati. Sababu sinema ni jambo nzuri sana ya kujaribu kuhudhuria maramoja au nyingine na familia. Ama wewe kibinafsi ama wewe na marafiki wako sababu hiyo ndiyo mbinu ambazo zinatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yetu ni mazuri na maisha yetu yameendelea vyema. Na pia naweza sema kwamba unapokaa, unapokaa utakuwa na wakati mwema na unapokaa kuhudhuria hizi sinema, utapata uko na wakati mwema na utapata kwamba unafurahia maisha na hiyo ndiyo jambo mzuri sana katika maisha. Na mimi kivyangu, naweza ongeza kwamba naweza ongeza kwamba cinema, unapozoea kuenda cinema, utapata kwamba wewe binafsi uko na bahati mzuri, na utapata kwamba wewe binafsi unafurahishwa na matendo yote ambayo labda yanatokea huko, na zile mafunzo zote ambazo tunazipata wakati ambapo tunazitazama, na hiyo ndiyo huwa ni jambo mzuri sana katika kutazama hizi cinema. Na kila wakati tunapofanya hizi, tunafaa tuhakikishe kwamba vitu zote tunazo fanya ni muhimu na ziwe vitu ambazo zinatupa furaha kwa kila siku. Sababu ni hayo ndizo zitatupea uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yetu ni mazuri na kwamba maisha yetu yanaendelea vyema. Sio kila mtu ataweza kufuatilia hizi sinema ama sio kila mtu atakuwa na anazifurahia sababu hizo vitu mara nyingi watu wengi huwa wanazifuatilia utapata kwamba mara mingi watu wengi ambao huwa wanaenda kutazama sinema labda wanaenda tu huko kukamilisha jambo moja au lingine na hiyo ni jambo nzuri sana na kwa wale ambao wanapata matatizo bado ya kupenda sinema utapata kwamba wako na bahati bahati mbaya na hiyo sio jambo nzuri sana sasa sinema saa zingine ukienda kutazama utapata kwamba uko na wakati mzuri, unacheka, unaweza kusikia vizuri. Na unaweza tu kufurahishwa na zile vitu zote ambazo zinafanyika huko. Sababu sinema ni jambo mzuri na inatupa wakati mwema ta kukuwa tuna mafikra mazuri katika maisha na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Sasa kivyangu naweza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza tu kuelewa kwamba sinema ni jambo mzuri na ni jambo ambayo tunafaa tuangalie na tunafaa tuweze kujielewa kwamba kila mtu anafaa akuwe na wakati mwema na tunapo ziangalia, tunafaa tu tushukuru mwenyezi mungu na tuelewe kwamba tunapokaa tu kuyatazama kuna mafunzo ama mafundisho mazuri ambazo yanaletwa na sinema sababu hiyo ni moja wapo ya mbinu ambazo tunaweza jisaidia nazo katika maisha na mbinu ambazo zitatupa tu ile uwezo kujaribu kuwa na tabia nzuri na kujifunza mambo mengi sana. Na kivyangu, naweza ongeza na kusema kwamba unapo tazama hizi sinema, utapata kwamba kuna wakati mwema, unafurahishwa nazo, na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa katika maisha. Hakuna haja utazame sinema na hakuna jambo ambayo inakufurahisha, na hakuna uwezo wako na huna huna ile bahati mzuri ambayo labda inakusaidia na zile tu vitu ambazo zina kupea wakati mwema na mimi kivyangu naweza sema kwamba unapotazama sinema unafaa uhakikishe kwamba wewe maisha yako iko sawa unajiangalia vizuri na ukuwe unaweza kujifunza mambo mengi. Na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa na unafaa tu ukuwe na wakati mwema ya kufurahia sababu unapokaa ni muhimu pia kuelewa kwamba wewe binafsi unahisi vizuri na hiyo ndiyo jambo mzuri sana. Pia naweza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba unapofanya hizo zote. Unaweza kufurahishwa na unasikia vizuri sana na maisha asanti sana kwa haya. Na mwisho naweza sema tu kwamba hiyo ni jambo mzuri na inatupa nafasi mzuri na sinema itatupa pia nafasi ya kufurahia na kufikiria vizuri asante.

Asante sana kwa hiyo swali kwa sababu mimi huwa niko na marafiki na nina marafiki ambao huwa tunajaribu kushirikiana nao kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanifurahisha ama inanipea tu wakati mzuri kusikiza tu na kufuatilia mambo mengine muhimu labda ambazo zinaeza nisaidia kwa mafikra ama zinaeza nisaidia kwa kuniongezea zile jambo zote ambazo kwa muda huo. Mimi huwa nafikiria. Na naeza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuwa na marafiki. Sababu marafiki wanatupa uwezo uwezo mzuri wa kuangalia tu ama kujilinganisha kwa njia moja au nyingine. Na pia marafiki wanatupa ile nafasi ya kuwa na watu karibu. Watu ambao labda tunaeza kaa nao. Tunaeza piga nao gumzo kwa hali ya kila siku. Na watu ambao tunaeza shirikiana nao kwa mambo mengi. Na unapokuwa tu na marafiki wengi ambao labda unaeza kuwa nao pamoja mkijadiliana. Utajipata kwamba hata we mwenyewe, utaeza kusikia, utaeza kuelewa ni kwamba kuna jambo kuna vitu mingi sana ambazo, ukieza kujilinganisha nao, utaeza kusikia vizuri. Sasa kivyangu, naeza jaribu tu kueleza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuhakikisha kwamba wanaangalia mambo zao vizuri na wako tu na wale watu karibu ama wako na wale watu ambao wanaeza saidiana nao kwa kimawazo karibu. Sababu ni hao watu ambao huwa wanatusaidia kwa katika maisha yetu ya kila siku. Unapokuwa na watu kama hao ambao unaeza tegemea kwa maisha ya kila siku ina maana kwamba mtaeza kujadiliana na mtaeza kufanya mambo mingi ama jambo vitu kadha wa kadha pamoja. Na hizo zitaeza kuwapa motisha na maisha na zitaeza tu kukuweka kwa nafasi bora ya kufikiria na nafasi bora ya kuhakikisha kwamba umeeza kufanya jambo moja au nyingine. Na hiyo ndio ambayo huwa inaleta ile urafiki na undugu wa karibu na inaleta ile nafasi mzuri kwa kila mtu kuhakikisha tu kwamba vitu zake ama vitu zao zinaelekea ama zinaendelea kukuwa mazuri na zinakuwa vizuri sana. Sasa kivyangu, naeza ongeza na kusema kwamba ule mtu yeyote ambaye anaeza taka kufanya jambo moja au lingine, ni lazima aeze kuelewa kwamba anapofanya hii na hii, anafaa azingatie yale maneno ya marafiki sababu marafiki wetu, ukiwa na marafiki wa dhati, utapata kwamba unakamilisha tu vitu zako bila bila wasiwasi wowote na utapata kwamba unafanya tu mambo zako bila tatizo lolote. Na hii inapofanyika, utajipata kwamba zile mahitaji zako za kila siku yameeza kutatuliwa. Na pia hata mimi kivyangu huwa napata ninapoongea na marafiki. Huwa tunaeza kujadiliana na tunafanya mambo kadha wa kadha. Kwa mfano tunaeza tunaeza ambiana kwamba tunafaa twende mahali, tuangalie ama tunafaa tufanye jambo moja au nyingine ambazo zinatupa uwezo ya kufikiria vile ambavyo tunaeza jisaidia kwa jambo moja na nyingine. Na hiyo ndio jambo nzuri sana. Sasa mimi kivyangu naeza waeleza kwamba unapo mnapokaa pamoja na ku na kuamua kwamba mnafaa mfanye jambo hii na jambo lile unafaa mwelewe kwamba vitu ambazo mnafanya zinafaa ziwe za maana na ziwe zenye zinaeza wapeleka mbele kimaisha. Na ziwe ambazo zinaeza kupea nafasi mzuri ya kujielimisha na kujiendelesha. Sababu hiyo, hiyo ndiyo jambo ambayo itatupa uwezo ya kufikiria na kuelewa haya yote pamoja. Na ni hayo tu ambazo zitatupa nafasi mwema ya kuhakikisha kwamba vitu zetu zote ziko shwari na ziko salama.

Asanti sana kwa hiyo. Kivyangu, ninaeza sema kwamba mimi napenda mahala pa kimya. Ninapokaa mahali na haina kelele, mimi hua nafurahishwa sana. Sababu sa zingine hua na kuwa tu nimechoka na iyo uchovu inafanya nisipende kelele hata kidogo. Ninapokaa chini na nakosa. Ninapo kaa chini na nakosa tu kupata ile nafasi ya kupumuzika ama nafasi ya kufikiria kivyangu. Mimi huwa naona kwamba sina bahati na pia huwa naona kwamba sijaweza kupumzika ya kutosha. Na hiyo huwa inachangia pa kubwa katika mimi kukua na wakati mgumu ama wakati mbaya sana katika maisha na hiyo siyo jambo nzuri. Sasa jambo ingine pia naeza ongeza ni kwamba ninapoenda mahali na sielewi ama ni napoenda mahali kwa shughuli za kupumzika na sipati hiyo nafasi ya kupumzika mimi mara mingi huwa nasikia vibaya sana. Na siwezi penda kusikiza hivo ama siwezi penda kukua hivo katika maisha yangu. Na mara mingi naezataka tu nieze kukaa mahali ambapo hata mimi roho yangu inafurahia, inatulia. Na mahali ambapo ninapoangalia kando yangu napata tu kwamba vitu zote zinaenda vizuri. Na kwamba kila kitu ina inajilainisha kwa njia moja au nyingine na hiyo ndio huwa inanipafuraha. Na jambo ingine ni kwamba mimi kivyangu huwa ni mtu ambaye ametulia sana. Na huwa sipendi kupiga makelele mingi. Na jambo tu ambayo mimi huwa napenda sana sana ni kuweza tu kukaa, kusikia vizuri na kuhakikisha kwamba kila kitu ninachofanya ikuwe ni mzuri sana na ikuwe ni ile ya ki upole na kistaarabu tu ili nikuwe na wakati mwema na nikuwe na uwezo ya kukua tu na uwezo ya kukua tu na mafikira mazuri. Na kuangalia tu jinsi ambavyo ninapofanya kitu ama ninapo jaribu kukamilisha kitu. Ni kamilishe tu kwa roho safi. Na kila kitu iweze kuenda jinsi ambavyo labda nimefikiria ama labda nilikuwa natumai sababu hiyo ndo jambo bora zaidi. Na ninapoweza kufanya haya yote. Mimi hua naeza kufurahishwa na mimi pia maish yangu mwenyewe. Sababu hakuna mtu ambaye anasikia vizuri kama maish yake haiendi vizuri. Na pale tu ambapo naona maish yangu inaenda vizuri kidogo. Mimi huwa nashukuru sana mwenyezi mungu kwa kunipea hiyo uwezo. Na huwa nashukuru sana tu kukwa na uwezo mzuri ya kujaribu kufanya haya yote. Sababu ni hizo ndizo huwa inanipea motisha sana na maisha. Sababu bila kukuwa na motisha kwa maisha utapata kwamba wewe binafsi hata huna maendeleo ya kikwako na hiyo siyo jambo nzuri punde tu unapo jaribu kufanya vitu zako na kukamilisha yale vitu za kila siku za kikazi. Utapata kwamba iyo kitu ambayo inafuata ambayo ungetaka ni moja tu. Na hiyo hua ni kukuwa na uwezo ya kukua mahali pa kimya kidogo ili uweze kurudisha kichwa yako vizuri na uweze kuwa na mafikra mazuri tu. Sababu ni hayo ndio huwa inachangia pakubwa kuhakikisha kwamba sisi tumekua na wakati mwema na tumeweza kujifurahisha na maisha yetu. Na unapokosa kimya sazingine utaona kwamba na ukikwenda pahali pa kelele utaona kwamba maisha tu inahusiana na kelele na wewe mwenyewe hutaweza kufurahia hata kidogo. Sasa mimi hua najikaza kila siku nipate hata lisali moja ya kukaa kupumzika na kukua tu mahali pa haina kelele. Hata kama ni chini ya mti, hiyo mimi hua inaeza kunifurahisha na hua inafanya nisikie vizuri katika maisha. Na ni hayo tu kwa sasa mbayo hua inanisukuma kimaisha na inanipea wakati raisi na kusikia vizuri na kuhisi kwamba maisha ni mazuri. Na hiyo pia huwa inanisukuma nikue mtu wa maana katika jamii. Na hiyo ndio jambo mbayo mimi hupenda.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba mimi, mimi ni mtu mwenye huwa napenda kuvaa sana tishati. Sababu maramingi nikienda hata kazini ama nikiwa nyumbani, huwa nakuwa nimevaa tishati. Tishati huwa inanipea uwezo ya kutia bidii, ama uwezo tu ya kuhakikisha kwamba nimeeza kufanya mambo mengi. Na huwa inanipea tu nafasi nzuri sana ya zaki maisha. Ama nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba nimefanya jambo moja au nyingine ambayo inanipa wakati mzuri. Pili naezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba unapo vaa nguo ambayo inakupea uwezo ya kufanya mambo mingi bila wasiwasi yoyote. Utapata kwamba hata wewe unafurahishwa na unasikia vizuri. Na hiyo ndo jambo mzuri. Na unapo saa zingine huwa najipata ni napo vaa shati. Huwa napata kwamba mimi mwenyewe roho yangu huwa inachukulia shati kama nguo ama mavazi ambazo nafaa uvae ukenda kwenye ofisi. Na hiyo huwa inanipea tu wakati mgumu kuzipenda sana. Na zile wakati kidogo mimi huwa navaa shati. Huwa naenda kwenye mkutano. Kwenye mkutano sababu hiyo ndiyo mavazi mazuri ya mkutano. Na hiyo pia huwa ni jambo moja mzuri sana. Sababu unapo vaa vizuri. Hata we binafsi utaeza kusikia vizuri. Na utaeza kuhisi kwamba unatia bidii. Ama utaeza kuhisi kwamba umejaribu. Na hiyo ndiyo jambo mzuri. Unapo sisi wenyewe tunapokaa tunafaa tuhakikishe kwamba mavazi yetu ni mazuri. Na ni yale ambayo yanatupa uwezo ya kupata heshima kutoka kwa wale watu ambao tunafanya nao kazi. Na yaeze kutupea heshima kwa kutoka kwa wale watu ambao tunaishi nao pale kwenye mazingira ya kijamii. Ama tu hata kwa wale watu ambao wale watu wetu wa familia. Nijia familia yako ikiona kwamba unavaa vizuri pia watakupa heshima zako. Na watakukabithi kila kitu ambacho labda ungekua unataka. Na hiyo ndiyo jambo nzuri. Sasa saa zingine utapata kuamba hata kama uko na pesa ya kutosha. Kuna watu ambao bado huwa wanashindwa kuchagua nguo ambazo wanaezataka kuvaa. Ama huwa wanashindwa wanaezafanya nini na nini kwa maisha yao. Na hiyo siyo jambo nzuri sana. Sasa unapo pata hata hiyo nafasi ya kuvaa nguo nzuri kama hizo. Unafaa ukuwe unazichukua. Sababu mavazi yetu saa zingine huwa ina amua sana jinsi huwa ina amua sana jinsi ambavyo watu wanatuchukulia ama jinsi ambavyo watu wanatuona. Na hiyo ndio jambo ambayo ni mzuri. Sasa kivyangu naeza sema tu kwamba watu wanafaa elewe kwamba unapo vaa nguo mzuri. Niwe binafsi utaeza kukua na hiyo wakati mzuri. Ama wakati muema ya kufikiria. Na wakati tu mwema ya kugundua kwamba dunia watu wengi kwanza huwa wanaona kwamba dunia ni mzuri. Lakini unafaa tu kuwa pia makini kwa nguo ama zile aina za nguo ambazo unaezataka kuvaa. Ama aina ya vitu ama kazi ambazo ungetaka kufanya. Na hiyo ndo jambo muhimu. Sasa tena naeza ongeza kwamba kila mtu anafaa aelewe kwamba vitu ambazo unazifanya kwa kila siku. Yanachangia pakubwa sana katika maisha yako kwa sababu watu wanachukua matendo ama matendo ya kila siku kwa maisha kwa njia tofauti. Unaeza kuwa umeva maramoja vibaya na mtu mwingine akuone. Alafu siku ingine pia aone ni kama leo pia hujavaa vibaya. Ama leo umevaa bado vibaya na aone kwamba wewe wewe si mtu wa maana ama wewe si mtu wa kupewa heshima. Lakini ukivaa vizuri utapata kwamba hao watu wanakupea heshima yako na wanakuongelesha vizuri. Na pia utapata tu we mwenyewe pia unafurahia na haya yote. Na unasikia vizuri kwa roho. Na inakupea moyo na unatia bidii kwa kazini. Hiyo ndo jambo ambayo mi ningetaka.

Asante sana kwa hiyo, naweza sema kwamba, shirika nilioko ndani ni shirika nzuri sana. Na maramingi huwa inanipa furaha, maramingi huwa inatetea hakizangu. Na naezasema kwamba, inatetea haki zangu kwa njia moja wa nyingine kwa sababu ninapo kaa kwenye hiyo, vile ambavyo nimeweza kukaa kwenye hiyo shirika. Wanaona kwamba nina wakati mzuri na nina tuu ile bahati kwamba kila kitu inaenda shwari. Sababu hata watu ambao wanafanya huko kazi, huwa wananipa nafasi mzuri ya kufanya ya kuongea. Hata ninapo kwa na shida, huwa wananisikiza vyema na hiyo ndio jambo mzuri sana kwa kukua na shirika. Na ninapokua hivyo, ninapo pata watu ambao wananijali kama hao wa shirika yangu wanaona tu kuamba niko na bahati kidogo sababu kwa sasa maisha ni ngumu sana kupata ata mtu mwenye anaweza kuelewa ama anaeza taka kukuongelesha kuhusu jambo moja au lingine ni muhimu sababu hiyo ndiyo vinachangia pakubwa sana inachangia pakubwa sana katika maisha yetu na jinsi ambavyo labda tunachukulia maisha ama dunia na unapojua haya yote inamaana kwamba hata we binafsi uneelewa. Yale yote mbae labda yanatendeka ama yanaendelea kufanyika katika maisha na hiyo ndio jambo la maana. Pili, naweza ongeza kwamba ni muhimu. Ni muhimu kwamba hata unapoingia kwa shirika lalote uweze kuelewa kwamba mashirika siyo mashirika ni tofauti. Na kwamba mashirika siyo tu hiyo ambayo unaiangalia sababu sio haiwezikuwa ni kama ni kitu moja sababu kila shirika iko na jambo lake na pia kila shirika ikona vitu ambavyo labda zina wasumbua ama ikona bahati zake nzuri ambazo wakonazo na hiyo ndi jamba ambayo hui inanipea motisha nzuri na maisha na hiyo hua inanifuraisha. Naweza ongeza kwamba ni muhimu pia kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba unapo jingiiza katika hii mashirika utapata kwamba kuna zile shirika ambazo zina jali kuhusu maisha yako na kuna zile shirika ambazo labda tu wana jali kuhusu pesa yako. Na kama shirika ni iliyoko ndani, huwa inajali sana kwa, huwa inajali sana kunihusu na inajali sana kuhusu vile ambavyo naendelea pia kimaisha. Na hiyo ndio jambo mbayo huwa inanifraisha. Naweza ongeza tena na kusema kwamba kuna shireka yangu ukiwa na tatizo lolote hua wana kutafuta, wana kupigia simu na wana hakikisha kwamba unaendelea salama. Na hiyo ni jambo ambayo inanipa furaha sana na inanipa wakati mwema ya kufikiria. Sababu hiyo ndio jambo ambayo hua inanipa uwezo ya kupenda na kuendelea kuitumia. Na saa zingine nikieza kuangalia hua naona kwamba nilifanya jambo nzuri. Kufanya kuelewa jambo kama hiyo kuelewa kujiingisha na kujiunga na shirika hiyo. Sababu wakinijali, huwa naona kwamba ni mzuri na hiyo ni jambo mzuri sana. Na hiyo huwa inanifurahisha. Sasa unapokaa vizuri na unaona kwamba maisha yako Maybe kwa njia moja au nyingine. Unaona kwamba unaitaji kitu, utapata kwamba unafaa ujiunge na shirika fulani. Na pia hiyo ndiyo jambo mbayo inaweza kusaidia ama inaweza kufurahisha. Sasa mimi kivyangu huwa naona kwamba ni mzuri. Kuhakikisha kwamba kila kitu iko sawa. Na hiyo ndio jambo nzuri sana. Asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba niko na, niko na watu wengi ambao labda naeza, nawapenda na ambao wananipea nafasi nzuri sana katika hiyo masomo ya, ama kimaandishi. Sababu kuna wale watu ambao wanafanya kazi kwa bidii na wanaandika maneno mazuri, na hiyo ni jambo ambayo inanipa furaha sana kwa maisha. Pia naezaongeza kwamba, kupata mwandishi mzuri ni ngumu na unapokuwa na mmoja ina maana kwamba hata wewe binafsi utaeza kusikia vizuri sababu maandishi yake ni mazuri na itaeza kukusaidia kwa njia moja au nyingine. Na pia kivyangu, naeza sema tu kwamba sio rahisi kukua na kupata mwandishi mzuri. Sababu, unapojaribu kuangalia hii yote, utapata kwamba kuna wale waandishi ambao labda wako na nafasi ngumu sana kwa maisha. Na utapata tu kwamba labda wanafikiria sana. Na hiyo sio jambo nzuri. Unapoweza kuandika haya yote ama kusoma hii yote, utapata kwamba unafaa uwe tu na wakati mwema, na uwe na waandishi wazuri ambao labda uwe tuna waandishi ambao wanakupea uwezo ya kufikiria na kujiongeza kimawazo. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanifurahisha. Na kivyangu, kivyangu, naeza sema kwamba waandishi ambao nawapenda, sana sana ni wale ambao wako, ni wale ambao wanahudhuria ama wanafuatilia sana maisha ya watu na wanaandika vitu kuhusiana na yale matendo yote ambayo yamefanyika katika maisha. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipea furaha. Na sasa, kwa mfano kama kuna ule mwandisha ambaye anaitwa Robert Kiyosaki, huyo ndio mwandishi ambayo huwa ananifurahisha sana katika maisha. Sababu, sababu hata zile maandishi zenye ameandika huwa ni mazuri na huwa yanafunza sana kuhusiana na jinsi ambavyo unaeza fanya biashara na jinsi ambavyo unezajiendelesha. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanifurahisha. Sasa kivyangu naeza sema kwamba ni muhimu sana pale ambapo hata ukichagua mwandishi uhakikishe kwamba mwandishi wako ni ule anaandika vitu ambazo zinaezakusaidia kimaisha. Ama zinaeza kukuelimisha pia kwa, kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndio jambo ambayo naeza sema kuwa ni ya maana sana. Sasa unapokaa na kufanya mambo zako zingine, unafaa uhakikishe kwamba umeendelesha maisha yako vizuri, na unafaa uhakikishe kwamba umejaribu yako yote na kutia bidii katika maisha, sababu hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Naeza ongeza na kusema kwamba, sio kila mtu huwa anaona umuhimu ya, sio kila mtu huwa naona ama sio kila musumaji wa maandishi huwa anaona umuhimu ya muandishaji. Na saa zingine, utapata haya, hizi huwa zinachangia pakubwa katika mafikira zetu na pia zinachangia pakubwa katika kuona jinsi ambavyo mwandishi ako na hiyo siyo jambo nzuri. Sasa unapojikaza na kufanya jambo moja au nyingine, unafaa uhakikishe kwamba zile vitu zote unazojihusisha nazo, yanafaa yawe mazuri na yanafaa yawe zile ambazo zinakusaidia kufanya jambo moja au lingine na kuhakikisha tu kwamba maisha yako imeendelea vizuri. Na kivyangu naeza ongeza kwamba, ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba mwandisha mzuri ni ule ambaye anaongezea maisha yake hapo na yale matendo ambayo ameyapitia pia mwenyewe akiendelea kuwa mkubwa, na labda kwa maisha yake pia. Hiyo ndo jambo nzuri sana. Pia naeza ongeza kutia bidii pia ni lazima hata kwa wakati ambapo unasoma hizo maandishi.

Naam asante sana kwa hiyo swali, naezasema kwamba mii mwenyewe hua napenda kukaa mahala mahala kwingi. Lakini pale ambapo napenda sana ni mahala ambapo pametulia nani mahali ambapo ni nzuri na ni mahali ambapo inatupa uwezo ya kufikiria tu vizuri. Na kuona kwamba kuna jambo moja au nyingine. Na pia naezasema kwamba ni muhimu kwa kila mtu. Kuweza kuona kuwamba watu wanafaa waelewe kwamba vitu muhimu sana ni uwezo ya kukaa na amani na kuweza kujisaidia kwa njia moja au nyingine. Pia naezasema kwamba kuna jambo ambazo tunafaa tuwakikishe ni mazuri na tunafaa kuwakikisha kwamba yameendelea vizuri na yanafaa yawe ambazo zina tuskuma na zinatupea motisha kimaisha na yawe ambazo zinatusaidia kimaisha pia. Pia naezaongeza kwamba unapokaa mahala pazuri na mahala ambapo pametulia inamaana hata wewe utaeza kusikia vizuri na utaeza kuelewa kwamba kuna jambo moja ama nyingine ambazo unaezafanya na ambazo unaeza akikisha kwamba yameeza kuendelea vyema na hiyo jambo ambayo inafaa. Pia naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba unapokaa mahala pazuri ama mahala ambao pametulia na ainakelele mingi ni we mwenyewe utaeza kuelewa, utaeza kujua muhimu yake na utaeza kujifunza mambo mengi. Na mimi, mimi pia naezasema kwamba, mimi pia naezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza tu kuelewa kwamba kila mtu waeze kuelewa kwamba unapo pata nafasi mzuri ya kufikiria ama kujiona mahali na kujisaidia kwa njia moja au nyingine. Niwe binafsi utaeza kufurahia na utaeza kusikia vizuri. Na hiyo ndo jambo ambayo inafaa na ni jambo ambayo inasaidia sana. Naeza ongeza na kusema kuwa unapoishi na watu kwa amani. Hiyo mahali huwa ni pazuri sana. Na hiyo yote inapofanyika utapata kwamba uko na furaha. Na utaona kwamba unahisi tu ni kama kila kitu inaenda vizuri kwa njia ambayo ulikuwa unafikiria. Na hiyo ndio jambo ambayo kwa maramingi itakupa uwezo ama itakupa furaha. Sasa kivyangu naeza sema kwamba ni muhimu kwa watu wote kuelewa kwamba kukaa mahala pa amani, kukaa mahala ambapo pametulia ni mojawepo ya mbinu ambazo tunaezajisaidia. Kuwakikisha kuwa vitu zetu zote ambazo tunafanya ni mazuri na vitu zetu zote ambazo tunaendelea kujihusisha nazo ni mazuri na ambazo zinatupa uwezo ya kufikiria sana. Na hayo tu ndio jambo la maana na vitu ambazo zitatupa uwezo ya kufikiria na kutupea wakati mwema na kivyangu. Naezaongeza tu kwamba ni napokaa chini na kuweza kufikiria kivyangu na kupigwa na upepo. Pahala ambapo pametulia mimi mwenyewe hua naona umuhimu sana ya kukaa mimi mwenyewe hua naona umuhimu sana ya wale watu wote ambao wako kando yangu. Sababu ni hao ndiyo hua wananipa uwezo na uwezo mzuri ya kuendelea kimaisha. Na hiyo ndiyo jambo ambayo itanifurahisha sana. Na kivyangu naezasema tu unapokaa peke yako pia unaezafikiria mambo mengi na ujifunze mambo mengi na hiyo ndo jambo mbayo pia watu wengi wanafaa wazingatie na wajaribu kwa mara moja wa nyingine.

Naam, ahsante sana kwa hiyo swali. Sasa kivyangu naweza sema kwamba kuna vitu mingi. Kuna vitu mingi sana ambazo zinaezafanya nicheke. Na maramingi mimi hua najipata nimecheka tu kama ni meforahia. Sababu unapocheka ndiyo kukua na wakati mzuri. Unapocheka hata wewe roho yako itasikia vizuri. Na unapocheka utaona kwamba hata we binafsi utaona kwamba unasikia vizuri na kwamba angalau hata vitu zako zinaendelea vizuri. Na pale ambapo unakaa tu nyumbani na hata hucheki ama husikii vizuri. Utaona kwamba kuna labda vitu kuna labda zile vitu ambazo labda unafaa uhakikishe umefanya. Na saa zingine hua hupati hiyo nafasi na hiyo siyo jambo nzuri. Sasa kivyangu hua najikaza sana niweze kupata nafasi nzuri ya kufikiria. Na ya kufikiria tu. Nieze kuangalia jinsi ambavyo maisha yangu iko. Na nieze tu kucheka maramoja ama nyingine. Na mara mingi nikiwa na watoto wangu. Utapata kwamba wanatembea karibu na mimi. Saa zingine mwingine anaeza kuwa tu amejificha. Na kuja kukushtua kidogo. Na unajua mambo kama hayo yanapofanyika. Hata mimi nitajipata kwamba nacheka. Na inanipa tu furaha kwa maisha yangu. Na pia inanipa tu uwezo ya kuweza kuangalia kujihusisha na jambo moja ama nyingine. Na hiyo ni jambo moja nzuri sana. Sasa pia naeza ongezea na kusema kwamba unapokaa chini na kufanya mambo zako utapata kwamba unahisi vizuri. Na unapo maliza kufanya kama mimi ninapomaliza kufanya vitu kama hizo. Najipata kwamba nimefurahia. Na baada kufurahia na kumaliza haya yote. Utapata kwamba nacheka tu na na nahisi vyema kwa moyo wangu na hiyo ndio jambo nzuri. Pili, naeza ongeza kwamba ninapomaliza kila kitu utapata kwamba nahisi tu vizuri kwa mwili. Na ata nikiangalia zile video ama mipangilio ya kila siku. Na labda zile mipangilio za kila siku na mafikra za kila siku utapata kwamba naendelea vizuri na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipa furaha. Na jambo lingine ni kwamba kwa maisha yangu huwa naona kwamba mimi binafsi hua naeza kujikaza kwa mafikra na kujikaza kwa zile uwezo zangu ambazo labda kuna naezataka kuzikamilisha wakati moja au nyingine na wakati ambazo zinanipa furaha na hiyo ndio jambo moja muhimu sana katika maisha naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza tu kujielewa na kuweza kujua kwamba furaha, sana sana furaha, hua zinaletwa na furaha, huwa zinaletwa na zile vitu zote ambazo sisi huwa tunafanya na zile vitu zote ambazo sisi huwa tunajaribu kujilinganisha nazo na hiyo ni jambo nzuri sana. Sasa kivyangu, naeza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa tu zile umuhimu na siyo tu umuhimu. Sio tu umuhimu lakini anafaa aelewe yale matukio yote ya kimaisha. Ama matukio zote ambazo zinaendelea kufanyika ama zinaeza kuwa zinatufuata pia. Sababu ni kutokana na hayo ndizo tutaweza kufurahia. Na ni hayo ndizo tunapoziona tutaweza tu kuwa na wakati mwema. Na kivyangu, naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba unapojaribu kufanya jambo moja au lingine. Unafaa uhakikishe tu kwamba wewe binafsi unafurahishwa na we binafsi uko salama kwa mwili yako. Na hiyo ndio jambo ambayo wakati mwingi huwa inanipa uwezo ya kufikiria ama kusikia vizuri kwa mawazo. Na hiyo ndio jambo ambayo pia naeza jaribu kwambia watu waeze kuelewa kwamba ni muhimu kwao kuweza kujua haya yote sababu hiyo ndio jambo ambayo itawapa furaha sana na waeze kucheka na kutabasamu. Asante sana.

Naam asante sana kwa hiyo, naezasema kwamba mimi kivyangu, tunda langu napenda matunda mingi sana. Na sana sana, tunda langu la kupendezwa sana huwa ni mananasi. Sababu naezasema kwamba, naezasema hiyo kwa sababu ile matunda ya nanasi, ama tunda la nanasi huwa ni tamu zaidi. Na inakuja na ladha yake, ladha ambayo sio kila tunda inaezatupa. Na naeza ongeza kwamba ni muhimu tu kwa watu kuelewa kwamba matunda yanakuja na ladha tofauti tofauti. Na pale ambapo unaelewa kwamba hii matunda liko na iko na hii uzuri ama hii utamu utaeza kushukuru na utaeza tu kujua kwamba kuna aina tofauti ya jinsi ambavyo unafaa utumie ama ukule matunda sababu hiyo inatupa uwezo ya kufanya mambo zetu kwa amani na inatupa uwezo ya kuelewa tu kwamba zile vitu zote ambazo tunajiusisha nazo ama tunakula itatupa wakati muema na kivyangu pia naeza ongeza kwamba unapo kula tunda nzuri ama tunda tamu we binafsi ndiyo utaeza kufurahishwa nayo. Na hii yote inapofanyika, we binafsi pia utaeza kuelewa, utaeza kushukuru haya yote. Na utaeza tu kuona kwamba vitu zote ambazo unafanya, utaeza kuyafurahia. Na kivyangu pia naeza ongeza kwamba tunda, unapo kula haya hii tunda la nanasi. Utaeza kuona tuu ile umuhimu yake ama utaeza kujua vile ni tamu sababu hii tunda kwa kivyangu huwa inakuja na ile juisi yake ambayo ni tamu na hato baada ya kuikula unabakisha ladha tamu kwa mdomo yako na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipa furaha kwa kila saa na ninapo angalia tunda langu lingine ambayo naezasema huwa ni tamu ni ile maembe na saa zingine unapo kula maembe utakuja kuona kwamba kuna tu zile kuna vile. Kuna vile hiyo tunda inakupa nafasi mu vyema ya kukula ama inakupa tu wakati muema ya kufurahia sababu iko na ladha yake na hiyo ladha pia huwa ni tamu sana. Na pale pia ambapo unajaribu kukunywa juisi ya matunda ya maembe ya utaeza kuelewa ama utaeza kushukuru tu kwamba ulieza kuipata. Na sio kila mtu ambaye utapata kwamba anapenda juisi ya maembe. Lakini kivyangu mimi huwa naona kwamba ni juisi tamu na ambayo inatupa tu ile nafasi ya kukunywa na kukula matunda tamu zaidi kwa maisha na hiyo huwa inanipa motisha sana na maisha na inanifuraisha. Na sasa kwa sasa, naezasema kwamba maembe na matunda ya maembe na matunda ya nanasi, ndizo huwa inanipa nafasi nzuri sana kwa maisha, na inanipea tu uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zangu zote ama pale wakati wa jioni, ninapo weza kukunywa ama baada ya kukula, huwa naeza kukunywa hizo juisi za matunda. Huwa yananipea uwezo ya kusikia tu ladha yake vizuri na kukunywa na hiyo ndiyo huwa inanifuraisha. Naeza ongeza na kusema kwamba matunda, matunda ya nanasi, ata unapo itafuna pia kama imeiva vizuri, utaeza kuhisi kwamba ni matunda matamu. Na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi kivyangu huwa inanipa furaha sana. Ninapokatu chini na kueza kutafuna ama kumaliza hii matunda vizuri. Mimi huwa naona kwamba niko salama. Na huwa naona kwamba ninasikia vizuri kwa moyo. Na nafurahishwa tu ka kwa maisha yangu pia. Na hiyo ni jambo ambayo naezasema kwamba huwa ni mzuri na mimi. Na huwa inanipa wakati muema tu ka kufikiria ama wakati mzuri na maisha yangu pia. Naeza ongeza na kusema kwamba ni muhimu pia. Ni muhimu sana kwa watoto na hata kwa watu wakubwa.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba, mimi mwenyewe napenda mboga aina tofauti tofauti. Na kwa sana sana, mimi huwa napenda kukula mboga zile aina za kienyeji. Namaanisha kwamba zile zenye ni zikona asili ya kienyeji. Sababu hiyo ndiyo mboga ambayo huwa inanipa nafasi nzuri. Pili, naweza ongeza na kusema kwamba unapo kula hizi mboga za kienyeji wewe binafsi utaweza kusikia vizuri na utaweza kuelewa kwamba vitu zako zote ziko shwari na utaweza kuelewa kwamba hata zile vitu ambavyo unazifanya zitaweza kukufurahisha. Na saa zingine, nitasema kwamba hizi mboga haina za kienyeji, utapata zinakuja na ladha yao tofauti. Na ladha ambayo, hata unapo zikula, utapata kwamba unahisi vyema. Na utapata kwamba unahisi vizuri sana na hata we ile ladha ambayo inatoka kwa hizi mboga. Na hiyo ndio jambo la maana. Pia naweza ongeza kwamba ni muhimu sana kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba hizi mboga za kienyeji ni mboga za maana na ni mboga tu ambazo mara mingi huwa inatupa ile nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba maisha yetu yameweza kukua matamu na pia ile ukali yake ambayo huwa inakuja huwa inatupea tu uwezo ya kuhakikisha kwamba hata tunapokula hii mboga, tukona wakati mzuri na tukona nafasi mzuri ya mafikira. Na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi kivyangu huwa inanipea wakati mzuri ninapofikiria. Naweza ongeza kusema kwamba mboga za kienyeji pia huwa ni mzuri sana kwa kutumika kama pale ambapo tunazikula kama tunazikula sababu mboga ya kienyeji ikikuja huwa inakuwa ni kama ni dawa pia na sababu ukizila utapata kwamba hii mboga inakupa tu uwezo, uwezo mzuri sana ya kuziona na kuchangia pakubwa katika maisha yako ambayo mara mingi, katika maisha yetu ambayo mara mingi utapata kwamba imeweza kuchangiwa, imeweza kukuwa magumu kwa sababu ya zile chakula ambazo tunazikula kila siku ambayo labda saa zingine imepikwa na mafuta mbaya. Na pia naweza ongeza kwamba ni muhimu wa kila mtu kuweza kuelewa kwamba mboga za kienyeji ni mzuri na ni mboga ambayo inatupa tu nafasi nzuri ya kuweza kujisaidia pia saa zingine na kuweza kujilinda kwa njia moja au nyingine. Sababu hiyo ndiyo mboga ambayo inakupa uwezo ya kujaribu kujilinda vizuri kwa kimaisha pia kwa kidao sababu hiyo huwa inatupea ile nafasi nafasi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba tumeweza kukula chakula tamu na pia chakula ambacho ni kizuri kwa maisha yetu. Pili, inaweza ongeza kwamba mboga za kienyeji, kuna ingine sana sana ambayo huwa ikona ile ukali kidogo, huwa inanipa uwezo, huwa inanipa uwezo tu ya kufikiria vizuri na ile ukali yake saa zingine nikitafuna, huwa najiambia kwamba hii ni kali tu hivi inanifunza vile ambavyo, maisha ni magumu ama sa zingine maisha ni makali. Na hiyo ndio jambo ambayo ninapo kula ama ninapo tafuna hiyo mboga. Wanaona kwamba angalau ukikula unakumbuka kwamba maisha sio rahisi na maisha ni makali pia. Sasa hiyo ikikutendekea utaweza kujua kwamba ni muhimu kwako pia kutia bidii katika maisha. Sababu hiyo ndio jambo la maana. Sasa mimi pia nikijaribu hiyo mboga. Huwa napata tu ile nafasi nzuri ama motisha ya kufanya haya yote na inanipa furaha na kimaisha yangu. Na hizo huwa inanipea tu hiyo uwezo sababu na napenda kusikia vizuri na inanisaidia pia. Asante sana kwa hayo na nimeweza kufurahia kuchangia katika hiyo mada ya saa hii. Hadi wakati mwingine tena, asante sana.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi binafsi huwa natumia sana video kama mojawepo ya mbinu za mawasiliano. Sasa kivyangu, ninapo tumia video huwa naona kwamba angalau naeza kuelewa mambo mengi na mtu ama naezafanya jambo moja au nyingine na wale watu ambao karibu na mimi sana. Sasa kivyangu pia naezasema kwamba video ni mojawepo ya mbinu ambazo watu kwa sasa wameendelea kukubali ama kuendelea kuyatumia kukua na uwezo mzuri ya kuwasiliana sababu hiyo video inakupa uwezo ya kuwasiliana na wale ambao wako mbali na wewe. Na pia sa zingine unaeza watumia video yako na muweze kuongea. Na pia muweze tuku kuwa na wakati mwema na hiyo ndio jambo mzuri. Na saa zingine pia unaeza pigia mtu simu kwa kutumia video. Sababu hiyo ni jambo moja muhimu sana na ni mzuri. Na hiyo inatupa ile tu uwezo ya kuwakikisha kwamba maisha yetu pia yamekua mazuri. Na tumeeza kuelewana kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndo jambo la maana. Na pia pale ambapo unajaribu kuongea na watu ama kujadiliana na watu kwa jamboi moja au lingine. Na muweze kusaidiana kwa mafikra. Utapata kwamba kuna wale watu ambao wanapenda kutumia aina ya video kama ile ya mitandao za kijamii. Wanapigiana simu kutumia mitandao za kijamii. Na utapata kwamba wanaelewana tu na wanangaliana. Na kama kuna mtu ambaye alikuwa nata kuonyesha mwenzake kitu. Anaeza muonyesha tu kwa kutumia hiyo video. Sababu hiyo ndiyo aina raisi ama njia raisi sana ya kuelewana. Na inaleta uwiano ubora katika maisha. Na mimi kivyangu naezasema kwamba hiyo hua inachangia pakubwa katika maisha kuwa maraisi kidogo. Na unaeza wana mtu kule aliko. Kama wale watu ambao labda wako na mipango zao wanafanya kazi ya kujenga. Saa zingine huwa wasemi ukweli. Sasa kama we ndio mwenye ujenzi. Utapata kwamba ukipea mtu hiyo nafasi ya kujenga. Hataeza na ukimpigia simu kwa kutumia video. Utaeza kuona mahali nyumba imefika. Na utaeza tu kuona jinsi ambavyo labda wanajenga sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafa. Na kwa kutumia video, utaeza kujua kama anasema ukweli ama anasema uwongo. Sasa mi pia naeza sema kwamba, sasa ingine mimi huwa napenda kutumia video kama mawasiliano kwa mawasiliano sababu inapunguza zile uongo ambazo labda mtu anaaezakua anapitia ama anajaribu kusema. Na hizo unapo jaribu kuangalia hizo. Utapata kwamba hata we binafsi. Utaeza kufurahia. Sababu iyo inakusaidia kutoa zile uongo zote ambazo labda watu wana jaribu kukwambia. Na sana sana kwa wale ambao wako na biashara zao. Ni muhimu kutumia video kwa mawasiliano. Sababu inakupa uwezo ya kupunguza zile uongo. Ama zile vitu ambazo watu wanajaribu kukwambia ambazo siyo za kweli. Na kivyangu na naezasema ningependa kuongeza pia kwamba watu wanafaa waelewe kwamba ni muhimu kwa kila mtu kujua kwamba zile vitu zote ambazo wanafanya. Wanafaa waelewane na wanafaa wajue kwamba kuna aina tofauti. Tofauti za video ambazo labda zinaeza wasaidia. Ama zineza wapea tu nafasi nzuri sababu hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Mimi pia video imeeza kunisaidia kujitoa katika mashida mingi. Sababu sazingine hua nanakili hizo video kwa matukio ambayo yanatokea. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipa furaha sana kwa maisha. Na pia naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa sasa watu weweze kuelewa umuhimu ya kutumia video. Na inachangia pakubwa katika maisha yetu ya kila siku. Tunapojua haya, tunafaa tujilinde pia vizuri. Na tuakikishe kwamba tukosalama na tukosawa. Asante.

Naam ahsante sana kwa hilo swali. Naeza sema mimi kivyangu wakati ambao labda nikona mgogoro na mtu huwa naona kwamba ni muhimu muweze kujadiliana na muweze tu kuelewana jinsi ambavyo labda mnataka msuluhishe hiyo tatizo. Na hiyo mnaposhindwa kufanya hivyo hiyo huwa ina maana kwamba labda mtaendelea kukorofishana na mtaendelea tu kusikia vibaya. Na saa zingine hii haya yote yanaeza leta taabu kwa maisha yetu na pia inaeza fanya watu waache kufurahia ki maisha na hiyo sio jambo nzuri. Mimi ni mtu ambayo siezi penda kukorofishana na watu sababu hio hua ni jambo ambayo inanipa wakati mgumu sana na maisha. Na mara mingi huwa nataka tu nieze kuelewa wapi shida hii ilitokea. Ama ni wapi tunaeza jisaidia nayo. Ama ni wapi tunaeza jaribu kuangalia. Ama tunaeza fanya nini ili kuhakikisha kwamba kila mtu angalau ako sawa na maisha. Na kivyangu ninapo jua hivyo. Sio mara mingi sana utapata na korofishana na mtu. Ama sio mara mingi sana utapata nasumbukana na mtu na unapo jikaza tu uhakikishe kwamba mnaishi kwa amani. Utapata kwamba ukona furaha tele. Na kwamba kila mtu anafurahia maisha. Na hiyo ndo jambo ambayo huwa inafaa. Sasa pia naeza ongeza kwamba naeza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba unapo jua jinsi ya kutatua mashida zenyu utajua kwamba utajua vile ambavyo unajaribu kutazama ama kufanya mambo mengi na hiyo ndo jambo mzuri sana na maisha na unapo kaa tu na kukaa na kugombana na watu utapata kwamba hata wewe binafsi hufurahii haya vitu na utapata kwamba uko na tatizo kwa njia moja au nyingine na hiyo hua siyo jambo nzuri na mimi kivyangu ninapogombana na watu hua naona kwamba sina uwezo ya kueza kuishi ama kufanya jambo lolote kama sija eza kutatua hiyo shida. Na hiyo ndio jambo ambayo hua inanifurahisha kwa maisha yangu. Hua napenda kutatua makosa zangu ama mashida zangu wakati ambapo zinatokea. Na hua naona kwamba ni muhimu tu kwa kila mtu kueza kuelewana kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Na kivyangu naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kukua tu watu wakubwa na kueza kuelezana. Labda wakati tatizo inapo tokea tuweze kuelezana kwa njia moja au nyingine. Jinsi ambavyo tunafaa tufanye ili kusaidiana. Na jinsi ambavyo labda tunaeza saidiana ki mafikra. Sababu hiyo ndo jambo ambayo itatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zetu zote zimeenda shwari. Na kwamba zile vitu zote ambazo tunajaribu kuzikamilisha yameeza kuwa mazuri na hiyo ndio maana. Hiyo ndio inatupa maana mzuri na maisha. Na tunapokosa kufanya hayo utapata kwamba sisi wenyewe ndio tutaanza kupatwa na shida ama matatizo ya kila siku. Na sisi wenyewe hatutakuwa na ile furaha na hiyo sio jambo nzuri. Na mimi kivyangu naeza sema tu kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kukua tu na uwezo na kuweza kukua na ile furaha ya kuhakikisha kwamba vitu zake zimeenda shwari na kwa wale ambao wanatutegemea tuweze tu kuhakikisha kwamba tumekua watu wazima na watu wenye maono mazuri na watu wenye fikra mazuri. Na tuweze tu kujisaidia kwa kufanya mambo zetu za kimaisha na hiyo ndo jambo ambayo inafaa. Sasa kivyangu naeza ongeza kwamba tunapofanya haya yote tunafaa tuwe na uwezo ya kujilinganisha vizuri kimaisha na tuweze kujisaidia kwa jambo moja au jambo lingine. Na hiyo ndiyo huwa inanipea uwezo ya kufanya jambo moja au nyingine. Na hiyo ni kitu ya maana sana katika maisha. Na pia unapopata matatizo kama haya unafaa uwe makini na uhakikishe kwamba wale watu wote wana kutegemea wakue na nafasi nzuri ya ki maisha. Sababu hiyo ndiyo jikitu ambayo inafaa kwa maisha. Kila mtu awe na shukrani na awe tu na furaha sana.

Asante sana kwa hiyo, naeza sema kwamba kazini, ninapokuwa kazini na nikona wakati wa mapumziko, huwa najipata kwamba nimeweza tu kutulia na nimeweza kufanya mambo mengine mazuri na nimeweza kufikiria vile ambavyo labda naeza jisaidia kimaisha pia. Na sana sana tunapopumzika pale kazini, huwa napata kwamba nimeweza tu kukaa, nimeweza kucheka na wale wenzangu ambao tunapumzika nao pamoja. Sababu hao ndio watu ambao labda kwa kila siku tunakuwa nao kwa muda mrefu kuliko familia. Na unapokuwa na watu kama hao ambao wanafurahia ukiwa nao pamoja hiyo ina maana kwamba hata wewe binafsi utahisi vizuri pale ambapo unapata wakati wa kupumzika na wakati wa kufikiria na kujadiliana kwa jambo moja au nyingine. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inapea watu wengi uwezo ya kufanya jambo moja au nyingine ama kutenda maneno kufanya vitu aina tofauti tofauti. Sasa pale ninapofanya haya yote, mimi huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua tu kwamba urafiki ni jambo la maana sana. Kwa sababu bila urafiki, utapata kwamba wewe binafsi, umeweza kutofanya mambo zako vizuri na umeweza kutoelewa labda vile watu wengine wanapenda kufanya mambo zao. Na hiyo ndio jambu ambayo saa zingine inaezaleta matatizo. Na inaezafanya watu wengi waone ni kwamba haweleweki vizuri. Na waone kwamba hao wenyewe hawana ile bahati na maisha. Sababu wakati wa mapumziko ikikuwa na huna mtu wa kuongelesha utaona kwamba wewe binafsi hufurahii na hata utaona kwamba wewe binafsi husikii vizuri. Sasa kivyangu, naeza ongeza na kusema kwamba, wakati wa mapumziko, mimi mara mingi huwa naenda nje kupumzika tu kupunga hewa, na saa zingine hua tunaeza kujadiliana na marafiki wangu, na huwa tunaona tu kwamba kuna vitu ambazo labda tunaeza saidiana kwa mafikra, na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipea wakati mwema kwa maisha yangu. Sasa ninapokaa chini huwa nahakikisha kwamba familia nyumbani huwa nawapigia simu kwanza. Nahakikisha kwamba familia nyumbani wako salama naongea nao halafu baadaye ndio niweze kuona jambo ambayo naezafanya na marafiki kama ni kuongeleshana. Kuongea kuhusu biashara ama kuenda kuogelea. Sababu unapoogelea unapata kwamba ukona mafikira mingi sana ambazo labda zinakusaidia na ambazo zinakupea ile uwezo ya kuhisi vizuri tu kwa kimwili. Na hiyo ndio jambo ambayo mimi kivyangu huwa naona kwamba ni mzuri na inanipa wakati mwema sana na maisha. Sasa tena naezaongeza kwamba naezaongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba unapokaa chini na marafiki. Hata kama ni marafiki ama marafiki wa kikazi. Utapata kwamba wewe binafsi unahisi vizuri. Unasikia vizuri na hiyo ni jambo moja muhimu sana. Sasa naezaongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa tu kwamba unapofanya haya yote unafaa uzingatie kwamba ni muhimu ni kuna yale vitu ambazo ni mazuri sana ambayo unaeza zifanya kuhakikisha kwamba maisha yako inaendelea vyema. Na kivyangu huwa naona kwamba hizo vitu pia zinafaa zijumuishe kucheka. Na kufanya tu matendo ambazo labda inakupea wakati mzuri ya kucheka na kufikiria vyema. Sababu hiyo ndio jambo ambayo inafaa na inatupa furaha sana. Na jambo lingine naezaongezea na kusema ni kwamba unapofanya haya yote hata wewe binafsi kwa siku yako utaona kwamba siku yako inaelekea vizuri. Na utaeza kufurahishwa tu na haya yote. Hiyo ndio jambo muhimu na kila mtu anafaa azingatie aone vile ambavyo labda anaeza jisaidia kukuwa mtu wa maana. Na kujisaidia kukuwa na uhusiano mzuri na watu wengine ambao wako katika ofisi ama ile mazingira ya kikazi. Na hiyo mtu akijua hiyo itakuwa ni jambo la maana sana katika maisha yake.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi binafsi huwa napenda kukunywa maji sana. Kama leo najua nishaa kunywa maji kama mara nne. Na hiyo ni kama vikombe nne za maji. Na hiyo sio vikombe kidogo huwa nakunywa maji maramingi hivo sababu kuna makali ya jua. Na pia kuna makali ambayo ya naendelea kuletwa sababu ya juakali ambayo iko kwa sasa. Na hiyo inanipa uwezo ya kufurahia tu na kuona kwamba maisha imekua mazuri. Na kwamba kila kitu imeenda vyema. Na pia ninapo kunywa maji huwa naona kwamba maji ni uzima. Na maji inakupa tu uwezo ama furaha tu nafikra mzuri mzuri. Kwa sababu ni kutokana na kukunywa maji nzuri. Ndivyo tunakua na afya njema na hiyo ni jambo nzuri sana. Sasa mimi pia kivyangu naezasema kwamba unapo jipea ile nafasi ya kukunywa maji. Ama unapo jipea nafasi mzuri ya kufikiria kuhusiana na ni vitu gani ambazo ungetaka kufanya na maisha yako. Utapata tu kwamba unaendelea vizuri. Na labda tu we pia ukona afya njema. Na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Sasa kivyangu pia. Naweza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu. Kuweza kuelewa kwamba unapo fanya haya yote. Unafaa tu uweze kuelewa kwamba kuna vitu mingi sana muhimu ambazo zinaeza tendeka ama zinaeza kufanya uwe makini na dunia. Na uweze kuhisi vizuri. Sasa mimi kivyangu sana sana huwa ni hiyo hiyo ya kukunywa maji. Sababu ninapo kunywa maji huwa naona kwamba na furahishwa. Nasikia vizuri. Na hiyo ndiyo jambo ambayo inafanya mwili yangu inahisi vizuri. Kwa sababu ninapo kunywa maji vizuri huwa naona kwamba maisha yangu ni mazuri pia. Na nahisi tu ni kama mwili pia inaenda vizuri. Na nahisi ni kama na hisi ni kama angalau ni meeza kulinda mwili yangu vizuri na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanifurahisha. Sasa naezaongeza na kusema kwamba kwa yale yote ambazo tunazifanya kwa kila siku tunafaa tuhakikishe kwamba tumezingatia. Tunafaa tuhakikishe kwamba tumezingatia zile zile matatizo ama changamoto ambazo labda zinaeza tokea wakati wa wakati wakukunywa maji. Ama wakati wakujaribu kulinda afya yetu ya kila siku. Kwa sababu hiyo ndiyo jambo ambayo itatufanya tuwe na wakati mwema na wakati mzuri na maisha. Na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi pia ningependa watu wengi wajaribu kufanya na kujisaidia nayo. Sababu unapo kunywa maji maramingi inamaana hata figozako zitaweza kuwa sawa. Na utaweza kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo unajihusisha nazo. Yameweza kutendeka vyema na yameweza kukua mazuri. Sababu hata unapofanya haya yote utapata kwamba unafurahishwa. Unafurahishwa na unasikia vizuri na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Sasa mimi kivyangu huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza tu kuona zile zile umuhimu ama kuweza kuona yale matukio yote ya kila siku ama umuhimu tu ya kila mtu kujua kwamba ni vitu gani na gani ambazo zinachangia pakubwa katika maisha yetu ama zinachangia pakubwa katika zile vitu ambazo tunafanya kwa kila siku sababu ni muhimu sana katika maisha yetu. Unapo weza kukuwa na hiyo fikra mzuri na kujielewa vizuri hivo. Inamaana kwamba wewe binafsi ukona bahati na utakuwa unafanya vitu za maana katika maisha. Na hiyo ndio jambo la maana. Na pia ni muhimu kuhamasisha watu kuhusiana umuhimu ya kukunywa maji maramingi kwa siku. Sababu hiyo inachangia pakubwa katika maisha na kuwafanya wawe na wakati mwema. Sababu hiyo ndio jambo ambayo itatupa furaha ama afya njema.

Naam, ni ukweli, mimi naweza sema kwamba mimi kivyangu huwa napenda hesabu sana. Ninapofanya hesabu, huwa nafurahishwa, huwa naona kwamba ni jambo nzuri na sana sana kama ni hesabu za pesa, huwa naona ile umuhimu ambazo labda tunawezapata wakati wa kupiga hizi hesabu na wakati ambavyo labda tu tunajaribu kuangalia ni jambo gani na gani ambayo imetendeka. Sababu kwa kila kitu ambayo tunafanya hii dunia huwa ni hesabu. Sasa wakati wowote ambayo nikona jambo la kufanya, huwa naona tu kwamba nafaa niangalie ama nizingatie zile kanuni za dunia, kanuni za maisha na nihakikishe kwamba nimefuatilia kila kitu ambayo labda inanipa wakati rahisi na wakati mngumu kwa maisha. Na hizo zote zinapofanyika, huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa yale matatizo ambayo labda yanawezatokea wakati ambapo huyu mtu binafsi anakosa kuelewa umuhimu ya kufanya hesabu mzuri na umuhimu na maisha. Na kivyangu, unapokuwa mtu ambaye anaelewa hesabu, huwa naona kwamba we binafsi ukona bahati sana. Sababu kuelewa hesabu ina maana kwamba unaweza fanya jambo moja ama nyingine kwa kiurahisi. Sana sana kama ni zile za kujaribu kuongeza ama kutoa wakati wakuona kama biashara yako inaendelea vizuri ama inaendelea vibaya. Sasa kila mtu ambaya anafanya biashara ni muhimu aelewe na ajue kwamba biashara hua ina inakuja na mahesabu mingi na kutokana na hizo kujua hesabu vizuri ndio maana watu wengi wanaweza pata changamoto mingi za kibiashara na hiyo huwa si jambo nzuri sana. Mimi pia naweza ongeza na kusema kwamba ni muhimu tu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba, kuweza kuelewa kwamba biashara inazingatia mara mingi sana huwa inazingatia hesabu na unapokosa kujua hayo ina maana kwamba utakuwa na wakati mgumu sana kwa maisha yako na utakuwa na wakati mgumu sana kuhakikisha kwamba biashara yako inakuletea faida. Sasa ni muhimu pia kwa kila mtu kujua kwamba unapofanya hii hesabu ujue kwamba biashara yako ina inategemea hesabu mzuri ya kifedha. Na hesabu mzuri ya, naam, hesabu mzuri ya kifedha ama hesabu mzuri ambayo itakupea nafasi mzuri ya kuhakikisha kwamba umekuwa na faida kubwa kwa biashara yako ama faida kubwa kwa zile vitu zote ambazo unajaribu kujifanyisha, na hio ndio jambo la maana. Sasa jambo ingine ni kwamba unapofanya haya yote unafaa uhakikishe kwamba vitu zako zote za hesabu zimeenda vyema. Mimi kivyangu nilianza kupenda hesabu kitambo pale ambapo nilikuwa katitika shule ya kichekechea. Nilikuwa napenda tu kuongeza, kuongeza na kutoa na unajua unapoanza kupenda hesabu ukiwa mdogo. Ina maana kwamba hata wakati unakua mkubwa utaendelea kupenda hesabu. Na hiyo ndio jambo ambayo ilikuwa inanipea wakati mwafaka sana. Na mimi kivyangu nilikuwa naona kwamba hesabu ni jambo la maana na mtu yoyote ambaye alikuwa anafanya hesabu, alikuwa anafaa apate tu ile nafasi nzuri ya kukamilisha vitu zake. Ama kusikia tu vizuri na maisha na hio ndio jambo iliendelea kunisukuma kufanya hesabu. Na naweza ongeza na kusema kwamba kwa sasa kwa maisha ya sahii yule mtu ambaye hapendi hesabu atapatwa na shida kadha wa kadha sababu hiyo ni jambo moja ambayo huwa naona kwamba, huwa naona kwamba inaweza sumbua mtu na pia inaweza fanya akose akose kuelewa ama sa zingine akose bahati na maisha na hiyo sio mzuri. Unapoweza kufanya hesabu zako vizuri ina maana kwamba hata nawe utakuwa na wakati mwema na wakati rahisi ya kimaisha na kujiendelesha tu kimaisha na vitu zako. Na hiyo ndio jambo mzuri sana na ni jambo ambayo inawezatusaidia sisi wote, asante sana. Naam, asante sana kwa hayo ya leo.

Asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema pale katika katika eneo la kazini. Kuna makosa mingi sana ambazo labda saa zingine yanatendeka. Na labda saa zingine yanaweza tuletea tu wakati mgumu tunapojaribu kuendelea na shughuli zetu za kila siku. Sasa ni muhimu kuelewa kwamba hata zinapotokea tunafaa tuwe watu ambao ni watu ambao tuko tayari kusikiza pande zote ama tu kujaribu kutafuta chanzo kutafuta chanzo cha hizi mambo zote. Sasa kivyangu, naweza sema tu kwamba nikiwa pale kazini katika eneo mazingira ya kazini huwa najipata kwa makosa mengi ama kwa njia moja au nyingine huwa najipata kwa namna ambayo labda inanipa wasiwasi ama hali ya hali ya kujaribu ama hali tatanishi. Sasa hizo zinapo, hiyo inapotendeka huwa naona kwamba ni muhimu tu kwa kila mtu kuweza kuelewa ama kuweza tu kujaribu kuona kwamba ni jambo gani na gani ambayo labda imefanyika ama ni vitu gani ambayo tunafaa tushughulikie. Na ni vitu gani ambazo zitafanya tuwe na wakati mwema ama wakati rahisi tu katika kazi yetu na kivyangu, naweza sema kwamba pale kwenye mazingira ya kazi, tunafaa tuwe watu waangalifu. Na kwangu kivyangu, wakati makosa inapotendeka, huwa najikaza sana niweze kuelezea ama tuweze kujadiliana kwa kila mtu. Kuhakikisha tu kwamba tumeweza kukuwa pamoja na kuelewana kwa yale yote ambayo yanaweza tokea pale kazini. Na unapopata labda kuna makosa imetendeka mahali. Njia rahisi na njia mzuri zaidi ya kuelewana ni kwamba unafaa uwe unafaa uwe unafanya mambo zingine na unafaa kuwa kwamba unaleta hawa watu wote wawili kwa kama labda ni watu wamepatwa wako na mvutano mahali. Wanafaa waweze kukaa chini na kujadiliana jinsi ambavyo wanafaa kutatua hiyo shida yao na waweze tu kukuwa katika makubaliano ama waweze kuwa katika sana sana ni makubaliano ama waweze kuwa pamoja kwa ile mafikira ili kila mtu aweze kuhakikishia mwenzake kwamba ataweza kufanya vitu zake vizuri na ataweza ataweza kuhakikisha kwamba hizo vitu zote ambazo anazifanya ni mazuri na hayana vitu mbaya ambazo zinaweza inaweza tendeka na pili, naweza ongeza tu kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba hata pale katika mazingira ya kazini kuna vitu mingi sana ambazo zinaweza tokea. Na vitu mingi sana ambazo zinaweza tufanya tukose kuelewana ama tuone kwamba kuna watu ambao wanatufanyisha kazi mbaya. Na kuna watu ambao wanatufanya tuwe na wakati mgumu kwenye kazi. Na mambo kama haya yanapotokea tutajipata kwamba kwamba tunahakikisha kwamba tumeishi kwa salama. Na tumeishi na ile amani ambayo inafaa. Sasa kivyangu, naweza sema tu kwamba unapopata hiyo nafasi ya kukuwa mtu mkubwa kwenye kazi, unafaa ueleze watu jinsi ambavyo wanafaa waishi na amani kwa sababu ni kutokana na hayo ndivyo mtaweza kuishi kwa nafasi nzuri na mtaweza kuelewana wote pale kwenye kazi na hiyo ni mojawapo ya mbinu ambazo tunaweza tumia kukuwa watu wa maana na watu ambao wanaelewana. Na kivyangu, kuongea tu na kuweza kujulisha mwenzako kwamba ulinikosea kwa kufanya hii ama ulinikosea kwa kufanya hii huwa inafanya kwamba huwa inaelezea watu kwamba mtu ana anaomba msamaha ama anaweza taka tu waweze kuelewana na mambo irudi vile ambavyo inakuanga na hivyo ndiyo vile njia, hiyo ndiyo njia mzuri ya kuelewana baada ya makosa.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi napenda kusoma zile vitabu na sana sana napenda kusoma vitabu za kiasili ya hesabu na sana sana huwa napenda kusoma vitabu zile ambazo labda zinahusu maisha ama zinahusu maisha ya kikazi ama maisha kotiabidi katika kazi. Sababu mimi kivyangu, naezasema kwamba naezasema tu kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba zile vitu zote ambazo tunazifanya ni jambo nzuri na ni jambo ambayo labda inatupa uwezo. Inatupa uwezo ya kufikiria na kuona tu vile ambavyo labda tunaeza endelea na kuwakikisha kwamba maisha yetu ni mazuri na ni ya haki. Sasa kivyangu huwa nakikisha kwamba nimeza kujifunza mambo mengi ya kiasili ya kikazi na sana sana zile ambazo zinahusu kujifunza kuhusiana na biashara. Sababu ni kutokana na hiyo mafunzo ndio mimi pia hua nazileta kwa maisha angu na hiyo ndio hua inanipa nini? Huwa inanipa uwezo ya kuwakikisha kwamba vitu zote zikoshwari. Na naeza jitegemea kwa kila kitu ambayo labda inaeza nisaidia. Na kwa sasa naezaongeza kusema kwamba naezaongeza kusema kwamba naezaongeza kusema kwamba hii dunia ni mzuri tu kuelewa kwamba unapofanya mambozako ni mzuri kuelewa kwamba kila mtu anatoka mahali moja na anaelekea mahali ingine. Na unafaa uweze kuelewa jinsi ambazo unafaa ujilinganishe na watu. Ama jinsi ambavyo uishi na watu kwa karibu. Ili kuwakikisha kwamba we binafsi huna hile ubaya. Ama hupeani hile wazo mbaya kwa watu. Sababu hiyo ni jambo ambayo huwa saza ingine inaezaleta tashwishi katika maisha. Na mimi naposoma hizo vitabu, huwa nakuwa ni meshajialeza vitu kadha wa kadha. Na huwa najiambia tu kwamba hii itakuwa ni njia mzuri ya kujisaidia. Na hii itaeza kunepea tu nafasinzuri ya kuweza kuona kwamba kila kitu inaenda shuari. Na kwamba kila kitu inaenda sawa sawa. Sababu kivyangu ninapoona hivyo, ninapoona kwamba nimeelewa kitu ama nimeelewa jambo fulani. Huwa nafurahishwa sana na huwa inanipa uwezo ya kuweza kuelewa ama kuweza tu kujilinganisha na watu. Sababu unaposoma unashukuru yale matendo ambayo yanatokea na unakuwa na ile hamu ya kuendelea kuelewa na hamu ya kuendelea kujisaidia na maisha. Na hiyo ndo jambo moja muhimu ama jambo moja mzuri ambayo sa zingine hua inatupea uwezo ya kukua watu wazima kwenye jamii. Na pia naezasema kusoma vitabu siyo tu kwangu peke yake. Ni muhimu kwa kila mtu kueza kujifunza vitabu na ni muhimu kwa kila mtu kueza kupenda kusoma sababu ni kwa kusoma tu pekee ndiyo tutaeza kujifungua akili na kuona umuhimu ya matukio yote ya dunia. Na pindi haya yanapo tokea, sisi binafsi, ndio tutakuwa tunapata zile mazuri ama matendo mazuri ambazo zinatokea na haya. Sababu ni kutokana na hii kusoma vizuri, ndio sisi pia tunapata uwezo ama wakati tu mzuri ambayo itatupa ili nafasi ya kujieleza mbele ya watu ama kujieleza mbele ya familia yetu. Na unapo kuwa na biashara pia ni mzuri na ni hakikisho kwamba ukisoma hizi vitabu utaeza kufunguka kichwa na mawazo vizuri na hiyo ndo jambo ambayo inafaa katika maisha. Sasa mimi kivyangu naona kwamba kusoma ina umuhimu yake na inatupea wakati mwema ya kujilinganisha na watu. Na jinsi ambavyo tunezaishi vyema na watu na hivyo ndivyo tunafaa tuishi katika maisha yetu ya kila siku. Asande.

Naam, asante sana kwa hayo. Na faraga yangu, mimi kivyangu huwa najikaza tu nisiwe naeka picha zangu sana pale kwenye mitandao. Sababu unapoeka picha zako, utapata kwamba wewe binafsi, umejieka katika shida fulani, ama umeweza tu kuangalia, ama saa zingine unapatikana kwa wakati mbaya ambayo sio nzuri sana. Na pia naezaongeza na kusema kwamba mimi binafsi huwa napenda kukaa bila kukuwa na mawazo mengi. Na huwa naona tu kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujilinda kwa yale vitu zote ambazo labda yanaeza tokea kwa wakati fulani. Ama yanaeza tutendekea. Sababu tunapokosa kujilinda kwenye mitandao. Tutapata kwamba sisi, tutajipata kwamba sisi, labda tunakosa kuelewa vitu kadha wa kadha. Na saa zingine pia inatupa haitupi uwezo ya kufanya mambo zetu. Na pia naezaongeza tu kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba hata unapoishi, unafaa ujue kwamba maisha yako ni muhimu sana. Na unafaa uweze kuelewa kwamba zile vitu zote ambazo unafanya ni muhimu nayanaeza kukusaidia. Na kama ni vitu ambazo hazikusaidii ama hazikupei wakati mwema. Unafaa uwe tayari kujipea nafasi mzuri ya mafikra. Na unafaa uweze kujilinganisha tu na kujaribu ama kuweza kuelewa. Yale vitu zote ambazo labda yanaezatokea katika maisha yako ambayo sio mazuri. Na kujilinda tu na hiyo na pia ujikaze ujilinde tu kwa sababu unapojilinda ni wewe mwenyewe ndio utaeza kufurahia na ni wewe mwenyewe utaeza kutopata haya matatizo. Sasa mimi kivyangu huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua ni nini na nini ambacho inamsukuma kwa maisha. Na ni vitu kama gani ambazo zitampa wakati mwema. Na pia naezaongeza kwamba unapofuatilia haya yote. Unafaa uwe mtu ambayo unaeka zile neno zako za siri vizuri. Unafaa uhakikishe kwamba hizi neno za siri umezieka kwa mahali ambayo haitaku ambayo watu wengi hawata pata. Ama ambayo sio kila mtu ataeza kuyapata. Sababu unapokosa kulinda hizi neno siri zako. Utajipata tu kwamba ni wewe binafsi unapata matatizo. Na utapata kwamba wewe ndio utaumia baada ya hizo vitu kutokana na kivyangu naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa zile changamoto. Ama zile changamoto ambazo yanaeza tokea na haya na unapokosa kuelewa hivo. Ni lazima upige pia hesabu yako na kushukuru mwenyezi Mungu. Pia na kuona tu jinsi ambavyo labda unaeza fanya vitu zingine ambazo ni mzuri na zenye zinaeza saidia kwa jambo moja au nyingine. Pia naeza ongezea na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua ama kueza kuelewa ni jambo kama gani na gani ambazo zinaeza saidia katika jambo fulani. Ama ni vitu kama zipi na zipi ambazo zinafaa zichangie na zinafaa ziharakishe vitu kadha wa kadha ambazo labda zinatupea uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yetu inakuwa rahisi. Hata pale tunapokuwa katika mitandao za kijamii ama pale tunapojaribu kujishirikisha pia na zile mada ambazo ziko katika mitandao za kijamii. Sasa mimi kivyangu naeza sema kwamba ni muhimu watu kujua nini wanacho kifanya kwenye mitandao za kijamii. Ndio waeze kujipeleka ama kujiskuma pia kimaisha. Na hayo yanapotokea tutakuwa watu wa maana na tutakua watu ambao labda tunaheshimu wenzetu pia. Unapoheshimu mwenzako ina maana kwamba hata wewe pia. Utaweza kurudishiwa hiyo heshima yako vizuri. Na utaweza kufurahishwa vile mambo yako inaendelea. Na vile hata unajibeba kwenye mazingira.

Nam, ni ukweli nimewahi fanya yoga. Yoga ni mazoezi mazuri sana na yoga huwa inatupa tu uwezo ya kuweza kujaribu vitu mingi tofauti na kujifunza tu ile uwezo ya kufanya mazoezi na mazoezi ambayo yanatupa wakati mwema na wakati nzuri. Sasa mimi kivyangu, nawezasema tu kwamba ni muhimu kwa kila mtu aweze kuelewa kwamba kuna aina tofauti tofauti ya mazoezi. Na mtu anapojua hayo, unafaa uelewe kwamba kuna hii aina tofauti tofauti ya yoga inatupea uwezo ya kujielewa kimwili, kujielewa kwa zile vitu zetu zote kwa matendo na kuelewa zile vitu kushukuru zile vitu zote ambazo labda tunaweza zifanya ama zile vitu ambazo tunazishukuru katika maisha yetu na ni muhimu unapofanya haya na kushukuru kule ambako umetoka. Sababu kila mtu huwa anatoka mahali na unapojua hayo ina maana kwamba wewe binafsi unajikaza na unaendelea vyema na hiyo ndio jambo la maana pia naweza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kujua kwamba hii maisha yetu tunafaa tuishi maisha mazuri na maisha ambayo inatusaidia kwa njia moja au nyingine na kuweza tu kuishi maisha mazuri ina maana kwamba tunafaa tuwe na hali mzuri ya afya sababu afya ndio jambo la maana sana katika maisha na hakuna haja mtu apulizie ama apulize ile uwezo ya kuwa na afya njema na sasa kivyangu naweza ongeza tu na kusema kwamba unapofanya yoga sana sana mimi ninapofanya yoga huwa najipata kwamba na mwili yangu inatulia na naweza fanya mambo mingi. Na nawezajisaidia pia tu baadaye kimaisha na hiyo ndio jinsi ambayo huwa najikaza nihakikishe kwamba vitu zangu zote zimeweza kukuwa shwari na sawa. Hata ninapo jihusisha na yoga huwa naona kwamba ni jambo muhimu, ni aina ya ya mazoezi muhimu katika mwili yetu na inatuokoa tuweze kuishi na maisha mazuri na tusiwe tu watu ambao labda wanapatwa na shida ama tusiwe watu ambao labda tunapatwa tu na matatizo kidogo ya kimwili na tunaenda kwa daktari. Ingawaje kuenda kwa daktari ni muhimu. Saa zingine pia ni mzuri kwamba tunawacha tu mwili yetu inapigana na haya magonjwa vizuri sababu hiyo ndio jambo moja kubwa ambayo inatupa uwezo ya kuishi vizuri na kukuwa na miaka mingi hapo mbeleni. Alafu pia naweza ongeza kusema kwamba kufanya yoga ni jambo moja mzuri. Jambo muhimu sana kwa maisha yetu hata tunapoendelea kukua kimaisha sababu inatupa uwezo ya kuzingatia na kuangalia mambo mengi ya kimwili. Sababu haya yote yanatupa nafasi nzuri ya kuweza tu kukuwa watu wa maana na watu ambao wanahakikisha kwamba mwili yao ni mzuri na mwili yao haina jambo lolote. Pia naweza ongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuzingatia afya yake vizuri na kuzingatia namna ambavyo anaendelea kimaisha na sababu hio ndio huwa inatupa uwezo mzuri ya kuishi maisha mengi na maisha ambayo ni ya heshima. Na kwa wale watu wote ambao wanawezataka kujaribu kufanya yoga wanafaa wawe makini na wajikaze tu sababu sio jambo ngumu. Ni jambo ambayo unawezafanya na ni jambo ambayo unaweza bahatika nayo uwe sawa na uyazoe. Na unapoyazoea utakuwa na wakati rahisi sana kimaisha yako. Kwa sababu yoga ni mfumo ya yoga. Huwa ni mfumo ya mazoezi. Na ni mfumo ambayo ukishaanza utakua unataka ufanye kila saa. Na hiyo ndio jambo ambayo mimi ilinifurahisha sana.

Naam, hiyo ni swali nzuri sana. Mimi kivyangu, sidhani kama mimi huwa napenda kupiga picha sana. Utapata kwamba, nimepiga hata picha mara moja kwa mwaka, na hiyo ni jambo ambayo mimi huwa inanifraisha sana. Na pia, naeza sema kwamba, saa zingine, ninapokuwa peke yangu huwa sipigi picha sana. Na mimi ninapokuwa na marafiki, nikikuwa na marafiki ambaye anapenda kupiga picha. Huwa napenda tu wapige picha ama tupige picha pamoja. Na hiyo huwa ni furaha kwao. Na pia napopiga hizi picha, huwa nasikia vizuri sababu marafiki wangu angalau wako na kitu ambayo watanikumbuka nayo. Na mimi mwenyewe pia nikona huwa nabaki na picha ambayo naeza wakumbuka nayo sababu unapoishi ni muhimu tu kuelewa kwamba zile vitu zote ambazo tu huwa tunazifanya ni huwa zinatumika hapo mbeleni kwa maisha na hiyo ni jambo nzuri sana. Sasa mimi kivyangu naeza sema kwamba unapopiga picha ni muhimu tu kueza kuelewa kwamba vitu zako zote ambazo unazifanya, vitu zako zote ambazo unazifanya, angalau zinabaki na zinaeza kuekwa kwa mitandao sa zingine wakitaka. Na pia naeza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba kupiga picha ni jambo nzuri na ni jambo ambayo inatupa uwezo ya kufikiria vizuri na kujieleza tu kwa dunia kwamba kuna wakati fulani tulikuwa hapa na wakati fulani tulieza kukua na huyu na huyu. Na hiyo huwa ni jambo nzuri sana katika maisha. Sababu hii yote huwa inatupea uwezo ya kuyaeka na kuweka hizi matukio za kimaisha. Sababu hiyo ndiyo jambo nzuri sana katika maisha. Naeza ongeza tena na kusema kwamba ni muhimu kwamba kila mtu azingatie uwezo. Azingatie ile furaha ama uwezo ambazo anazipata kwa hizi vitu zote kama ni kupiga picha ama ni jambo lingine. Na pia wazingatie mazuri ambazo labda yanaeza tutokea ama yanaeza tupea wakati mwema na hiyo ndiyo jambo nzuri kwa maisha. Pia naeza ongeza na kusema kwamba tunafaa tuwe watu wazuri na watu ambao labda wanajieleza mambo kadha wa kadha na hiyo ndi jambo ambayo labda inatupa uwezo ya kukua na mafikra mazuri na inatupea uwezo ya kujiangalia na kuweza tu kuelewa vitu katha wa katha katika maisha. Tunapoishi, tunafaa tuelewe kwamba kupiga picha ni jambo nzuri sana. Na tunapopiga picha, huwa inamaanisha kwamba sisi wenyewe, tuko na uwezo ama tuko na urafiki mzuri, sababu adui yako haezi piga na wewe picha. Ilhali ni rafiki yako ndiyo, atakuja na akusaidie na apige na wewe picha na hiyo ndiyo jambo nzuri. Sasa unapoweka hizi mapicha, utapata kwamba wewe binafsi, hapo mbeleni utaeza kusikia vizuri na utaeza kufanya jambo moja au nyingine na hata ukishakuwa mzee, utakuwa unakumbuka naam, tulieza kufanya hii na hii na huyu rafiki yangu na tulieza kujikaza kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndio jambo mzuri sana kwa maisha sababu sisi wenyewe tunaelekea mahali pazuri na tunajaribu kufanya vitu zetu kwa amani na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Sasa mimi kivyangu naeza sema kwamba kupiga picha ni jambo nzuri. Na saa zingine kuweka hizo kuweka hayo matukio huwa inatusaidia sana katika maisha. Na inatupea tu nafasi mzuri ya kujiangalia baadaye. Wakati ambapo labda tutakuwa tumeshazeeka ama tunapumzika tu. Na haya yanapatokea utapata kwamba unapatwa na uwezo mzuri ya kukumbuka na kufraia tu maisha yako ya kitambo. Na pia haya yote saa zingine yatatusaidia wakati ambapo tunapata watoto na tunapokutana tena kwa maisha ya baadaye.

Asante sana kwa hiyo swali na mimi naezasema kwamba mimi hua napenda kitabu ambacho mimi hua napenda sana ni kitabu ambacho ni cha ni ingine hapo ni biblia. Sababu biblia ni kitabu mzuri sana na hua inatufunza mambo mengi kwa wakati ama mambo mengi ambayo yalitokea wakati fulani na fulani. Na unapoeza kuelewa hayo vizuri utaona kwamba pia ni raisi mtu kusoma bibilia na niraisi tu wawe na ile uwezo ya kutafsiri yale maandishi yote ambayo yako hapo. Na hiyo huwa inanipea tu uwezo pia kuelewa kwamba sisi binadamu kuna mahali ambapo tulitoka na kuna mahali ambapo labda tunafaa tuende. Na haya yote unapo yazingatia vizuri utapata kwamba wewe binafsi unapata tu kwamba ukona wakati mwema na ukona uwezo, ukona ile uwezo ya kuhisi vizuri na uwezo ya kuelewa tu jinsi ambavyo labda unafaa uhakikishe kwamba maisha yako pia inaenda salama. Na pia naeza ongeza kwamba ni vizuri, ni vizuri kuelewa kwamba kuna zile maandishi za ambazo ziko kwa bibilia, ambazo zinatupa uwezo ya kufikiria na kuangalia tu ni mbinu ipi ama vitu kama gani na gani ambazo ambazo labda tumekua tukifuatilia ama ni jinsi ipi ambayo mwenyezi mungu alitaka tuishi ama binadamu sisi tuishi na hiyo hua inanipa wakati mzuri sana ya kifikra na hua inanipa hua inanisaidia na ile uwezo tu kuhakikisha kwamba yale vitu zote ambazo nimejifunza ni vitu za maana na vitu ambazo zinanipea uwezo ya kukakikisha kwamba nimekamilisha kila kitu na nimeweza kuendelea vyema na na kila kitu iwe shwari. Na mimi kivyangu naeza ongeza pia kusema kwamba kila mtu ambaye labda akona uwezo ya kusoma. Anaezajaribu na asome, ajipee muda wa kutosha na asome bibilia. Sababu hiyo huwa ni ni kitabu kitakatifu na pia ni kitabu ambacho kina kupea nafasi mzuri ya kuweza kujieleza na kuweza kujua mahali ambapo sisi wanadamu tuliweza kutoka na vitu kama hizo zingine. Na pia naeza ongeza kusema kwamba ni muhimu sisi kwetu ama ni jukumu letu wote kuhakikisha kwamba tumeweza kuelewa. Na tumeweza kushukuru yale matendo yote ambayo labda bibilia inatufunza tufuatilie. Ama zile vitu zote ambazo labda bibilia inataka tufuatilie sababu hiyo ni jambo moja muhimu na ni jambo moja ambayo itatufunza jinsi ambazo tunaezaishi na watu. Na jinsi ambayo tunafaa tuwe na amani na tunafaa tujibebe mbele ya watu. Na naeza ongeza kwamba kwa kila mtu ama kwa watu wote ambao tunafuatilia bibilia ni muhimu kuelewa kwamba hii vitu yote ambayo tunafanya zinatupea uwezo ya kufikiria na uwezo ya kushukuru pahali ambapo tumeweza kutoka na pahali ambapo tunaelekea. Na haya ya yanapotendeka utapata kwamba utapata kwamba watu wote ambao wanaelewa haya wanakua na wakati mwema na wanakua na ile uwezo ya kukamilisha vitu zao. Sasa mimi kivyangu naezasema kwamba ni muhimu pia kufunza watoto kuhusu bibilia sababu ndiyo njia moja mzuri ambayo inatupea ile tu uwezo ya kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo tunaangalia ama tunategemea yanakuwa mazuri na hiyo ndio njia ambayo labda tuneza jaribu kulinda mahitaji yetu na mila na desturi zetu za kimaisha na haya yanapotokea kila mtu anafurahishwa na anasikia vizuri kwa maisha yake pia na mimi kivyangu hiyo huwa ni funzo tosha kwangu na kuwa na shukuru.

Naam, asante sana kwa hayo. Na naweza sema kwamba, mimi kibinafsi huwa natumia njia, mbinu mbili sana muhimu za kusafiri. Mojawapo ya hizo njia ni kwa kutembea na kutumia miguu na ya pili, mimi huwa nasafiri kwa kutumia gari. Pale ambapo nakaa huwa sio mbali sana na barabara na pia pale ambapo nakaa huwa nina uwezo ya kwenda na kusafiri kwa miguu na sababu, nasema kusafiri kwa miguu kwa sababu kazi yangu ya kila siku labda hizi majukumu ndogo ndogo labda kuenda kwenye duka. Hiyo huwa sipandi gari, hiyo huwa naenda tu kwa, natoka tu nje ya mlango napata kuna duka hapo. Na saa zingine kama nilikuwa nataka kuchukua kitu ambacho kiko mbali sana huwa huwa nalazimishwa kupanda gari ama kuendesha gari hadi huko, sababu huko ni mbali na itahitaji kubebwa ama kujiendesha kwa gari sababu ninapoenda huko huwa napata kwamba nimetumia kama dakika kama ishirini ama thelathini saa zingine, na hiyo huwa, ni dakika hizo na ni wakati ambapo nimeshapanda hata gari, sasa ndio maana nasema kwamba duka huwa ni mbali kama ni kitu ya maana sana Lakini hizi ambazo ziko hapa karibu huwa najipata tu kwamba nimeweza kupanda gari. Hizi zenye ziko karibu huwa najipata kwamba nimetoka tu kwa nyumba. Na nimeenda nikanunua hiyo kitu ambayo nilikuwa natafuta. Na zile zingine pia ndio mimi huwa najipata kwamba nimepanda gari na nimeenda kwenye duka hiyo na nimeweza kujisaidia ama kujichukulia jambo ambayo nilikuwa natafuta na hiyo ndio kitu ya maana. Pia naweza ongeza kwamba unapopanda gari unapata kwamba umefanikiwa kwa njia moja ama fulani na utapata kwamba hupati uchovu mingi sana. Na pale ambapo unakaa tu na unajiambia kwamba unataka kutembea sana au unataka utumie matembezi kama mbinu ya kusafiri utapata kwamba unarudi kama umechoka na mara mingi sana watu wengi huwa wanapata kwamba wameshindwa jambo la kufanya na sababu wako na uchovu mingi sana. Hata kama kutembea ni mojawapo ya mbinu za kufanya mazoezi watu wanafaa waelewe kwamba ni muhimu kwa kila mtu kujua zile vitu zote ambazo labda zinaweza tendeka unapotembea na sana sana kwa matembezi ambayo sio ya kawaida. Haya matembezi huwa ni kama unapotembea usiku. Kwa sababu unapotembea usiku ina maana kwamba wewe binafsi kuna vitu labda unaweza kumbana nayo kwa barabara, labda unaweza kumbana na wakora ambao labda wanaweza kuibia na saa zingine pia unaweza kumbana na, unaweza pata kwamba umechoka sana ama unaweza pata hata saa zingine umepatikana na uchovu na usahau barabara vizuri. Ama saa zingine hata upate umegongwa na gari ama mtu alikuwa anaendesha vibaya na hiyo sio jambo nzuri. Sasa ndio maana ni muhimu kukuwa mwangalifu kwamba unaenda, unafanya nini ama unatumia mbinu gani ya kusafiri na ni wakati upi. Unapoelewa haya ina maana kwamba wewe binafsi utaweza kushukuru na utaweza kujipea tu motisha na kukuwa na wakati mzuri ya kimaisha na hiyo ni jambo nzuri sana. Na pia naweza ongeza kwamba usafiri ni muhimu sana na ndio maana kila mtu huwa anatoka mahali moja au kwingine na kujifunza mambo mengi. Unaposafiri huwa unakuwa na ihyo uwezo ya kuhakikisha kwamba umefanya mambo zako vizuri na umefurahishwa tu na maisha. Na ndio maana mimi pia huwa napenda kutoka mahali moja au kwingine na hadi kwingine na huwa nasikia vizuri ninapofanya hiyo. Asante sana kwa haya ya leo na nimeweza kufurahia kujadiliana kuhusiana na mada.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba mimi binafsi napenda sana kukunywa maziwa. Kwa sababu mimi nimelelewa na maziwa. Na maziwa ilikuwa ni mojawapo ya mbinu ambazo ilikuwa mojawapo ya chakula ambazo yalikuwa ya lazima sana kwetu. Sasa, hii yote ilitokea kwa sababu tulikuwa na wale mifugo ambao wanatoa maziwa. Na hiyo ilitupea tu nafasi mzuri ya kupenda na kuyatumia haya maziwa pale ambapo unapata hii maziwa, utapata kwamba unashukuru, unafurahia haya yote. Na hii inakupa uwezo ya kuelewa kwamba kuna vitu mingi muhimu na maisha. Sababu hiyo kuna vitu mingi sana muhimu na maisha ambayo mojawapo ni maziwa. Na inatupea uwezo ya kufanya jambo moja au nyingine na inatupea nguvu sana za kimwili. Sana sana ile ya kufanya kazi ama kukamilisha kazi fulani na fulani. Sasa ukiwa mdogo maziwa sana sana huwa inatumika kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo unashughulika nazo yamefanyika vizuri ama hata kama ni mtoto maziwa huwa inahakikisha kwamba wameweza kukuwa na wakati mwema na wameweza kupata nguvu za kila siku na nguvu za kucheza na kukua watu wazima katika maisha maziwa inatupea uwezo ya kukuwa na fikra mazuri pia na inatupea uwezo ya kushukuru wale watu wote ambao tuko nao kwa karibu. Sababu hiyo hua ni jambo moja muhimu sana. Na hua ni jambo ambayo wazazi pia wanakielewa na wanakijua. Sababu unapo pea mtoto maziwa. Hata we mwenyewe utafurahia sana. Sababu maziwa iko na zile madini. Yale madini ambayo yanasaidia sana mtoto kukua mtu mzima. Na yanamsaidia kueza ama yanafanya huyo mtoto mwenyewe aache kuwa na akuwe ako na uwezo ya ku mwiliake iwe iko na uwezo ya kupambana na magonjwa ambayo yanaeza kuwa yananatokea. Ama magonjwa ambazo zinaeza musumbua. Na watu wengi, wazazi wengi huwa wanatumia hiyo maziwa. Huwa wanatumia maziwa kama chanzo ama kama kitu ya kuhakikisha kwamba watoto wamekuwa na wakati mwema. Na kuhakikisha kwamba watoto wamekuwa tu na afya njema. Na hiyo ndo jambo ambayo huwa inafaa. Naeza ongeza kusema kwamba ongeza kusema kwamba ni muhimu. Ni muhimu kwamba watu waeze kuelewa uzuri ya maziwa. Na vila mbavyo maziwa inachangia pakubwa katika sisi wenyewe kukua na afya njema. Sasa naeza ongeza na kusema kwamba zile vitu zote ambazo tunafaa tufanye. Mara mingi ama zile magonjwa zote ambazo labda zinaeza tukumba. Mara mingi maziwa huwa inatusaidia kuzikaba. Na unapojua hayo ina maana kwamba we mwenyewe hata utakua unajikaza kuhakikisha kwamba mambo yako yote iko sawa na kwamba maisha yako yote pia imeeza kuangaliwa kwa njia moja au nyingine na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Naeza ongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kuamba unapokunywa maziwa pia nawe pia utaeza kuhisi vizuri na utaeza kuona kwamba maisha yako ina iko sawa na pia utaeza kupata ile ladha yake tamu na mimi huwa napenda sana ladha ya maziwa sababu hiyo huwa inanipea nafasi nzuri ya kufurahia. Na nafasi nzuri tu ya kutabasamu kila wakati ninapo kunywa maziwa. Na ndio maana mimi kivyangu huwa naipenda. Na huwa inanipea uwezo ya kukamilisha kazi zangu za kila siku. Na huwa inanipea tu furaha sana kila wakati. Na hiyo ndio mana huwa hakuna siku inapita kama mimi sijakunywa maziwa na kila kitu iwe sawa.

Asante sana kwa hayo. Na naweza sema kwamba ni muhimu viongozi wazingetie sifa kadha wa kadha. Na pia naweza ongeza kwamba pale ambapo viongozi wanahitajika ni muhimu waweze kuelewa kwamba kuwa kiongozi mtu anafaa awe mtu mwaminifu. Na kukua mtu mwaminifu inamaanisha kwamba unapokuwa kiongozi unafaa uweze kuangalia na kuweza kuzingatia yale matatizo yote ama zile vitu zote ambazo uliambia uliahidi wale watu ambao wale kupigia kura kwamba utaweza kutatua na hiyo hua inakua ni sifa nzuri sana na kukua kiongozi. Sasa pia naweza ongeza kwamba wale watu ambao labda wangependa kukua viongozi wanafaa wazingatie ukweli sana. Sababu ukikuwa mtu mkweli inamaanisha kwamba watu watakupenda na watu watakua wanaona kwamba wewe ni mtu mwaminifu sana. Unapoweza kuwatetea vizuri, utakuwa utapata nafasi nzuri ya kuweza tu kuendeleza vile vitu vyote ambavyo ulikuwa umewaambia. Na hiyo ni jambo nzuri sana. Sasa pia kivyangu, naweza ongeza kusema kwamba unapofanya haya. Utaweza kuwa na wakati mwema na utaweza tu kuwa na ile nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba ata wale watu ambao wale kupigia kura wanahisi vizuri ni kama wanaonekaniwa ama wanaeshimiwa. Na hiyo ndo jambo ambayo inafaa. Sasa kuna wale watu ambao, saa zingine huwa wanajaribu kusema hii na wanafanya hii. Wanafanya kitu ambayo hawakusema na hiyo sio jambo nzuri. Sasa watu kama hao huawanapata ile changamoto sana ya kuweza kuaminiwa na wale watu ambao waliwapigia kura. Na hiyo sio sifa nzuri ama sio jambo nzuri. Sasa jambo kama hiyo inapofanyika. Utapata kwamba wale watu ambao walipiga kura ama walio piga kura. Watapata kwamba hawawapendi hawa watu sababu wanawapa wakati mgumu na hawaaminiki kwa njia moja au nyingine. Na hiyo inapofanyika, uatapata kwamba kuna vitu ngumu sana ama wanaweka hawa watu viongozi kwa wakati mgumu. Na kuwauliza maswali kwa nini hawakufanya hii ama hawakufanya hii. Na pia kama walifanya jambo mbaya, pia hao viongozi wanawambia tu, hii si jambo nzuri, hao wapigakura wanawaelezea tu kwamba hii si jambo nzuri na hii pia si jambo nzuri. Na hiyo, na haya yanapo tendeka, utapata kwamba kiongozi akiambiwa hivo, yeye binafsi, ataanza kusema kwamba watu hawampendi na kwamba hawamueshimu na hiyo si jambo nzuri. Na mimi pia nawezasema ni muhimu ni muhimu kwamba watu waeze kuelewa yale matukio yote mbazo labda yanaezatokea na ifanye watu waone kwamba hii sio tabia nzuri ya uongozi. Kuwa kiongozi mtu anafaa aelewe kwamba yeye binafsi anafaa awe anasaidia kwa fikra na anafaa awe anafanya jambo moja au lingine ili afanye jambo moja au lingine zenye zita msaidia ama zenye zitafanya wale watu ambao walimpigia kura waeze kumpenda zaidi na hiyo ndiyo huwa ni jambo nzuri sana katika maisha. Naezaongeza kusema kwamba, kuna zile vitu ambazo ukisha kuwa kiongozi na faa uzingatie. Sababu hizo ndio vitu ambazo zinakupa, zinakuleta karibu na maisha na watu sana. Na hiyo ndio jambo la maana. Sasa mimi, naeza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa haya yote. Na ni muhimu kwa watu kujua ni nini ama ni vitu gani ambazo zinatokea wakati fulani. Ama wakati fulani kwa maisha. Na ukua tu wazuri katika maisha yao. Na unapojua hizi. We binafsi utaeza kuelewa na kushukuru. Na hiyo ni jambo moja mzuri na muhimu sana katika maisha yetu. Asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali, hiyo ni swali nzuri sana. Mimi kivyangu, huwa najaribu nilale mapema. Lakini wakati mwngine huwa najipata tu nikiwa na mashida kidogo na nashindwa kulala mapema. Sasa wakati mwingine naeza kaa hadi saa sita usiku kama bado sijapata usingizi. Na hiyo sana sana huwa inaletwa na mafikra zangu za kila siku. Na zile tu vitu ambazo labda naziona na zile vitu mbavyo labda zinanifanya ama zinanifanya nihisi vibaya katika maisha. Na unapo kuwa na matatizo mengi na dunia utapata kwamba ukona mafikra mingi na haya yote huwa inachangia sana. Ama huwa zinachangia pakubwa katika ama kwa jinsi ambazo tuna eza fanya mambo zetu na sazingine huwa ni jambo ngumu sana kwa maisha. Na haya yote utapata kwamba ni sisi binadamu ndio huwa tunajiletea. Na sazingine huwa ni maneno magumu sana. Na kwa mfano kama mtu akona vitu mingi za kulipia ama anakungwa na changamoto mingi ya vitu ambazo hajalipiya ama anafaa alipiye. Utapata kwamba mtu kama huyo hata kupata usingizi ni ngumu na kuweza tu kuelewa vitu kadha wakatha inakuwa ni changamoto sana. Na mimi kivyangu naeza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua anafaa afanye jambo gani na gani na anafaa afanye nini na nini. Kwa sababu unapojuwa haya we binafsi utaweza kufurahiya na utaweza kujipanga kwa muda unaofaa. Na mara mingi utapata kwamba, sisi kama binadamu huwa tunapenda kufanya vitu dakika ya mwisho. Na hiyo dakika ya mwisho sazingine huwa si jambo nzuri sana. Na piya sazingine, tunapofanya haya ni muhimu kwamba watu waweze kuelewa ni jambo gani na gani ambayo tunafaa tufanye. Na ni jambo ipi na ipi itatusaidia na itatufaidi kimaisha. Na naeza ongeza na kusema kwamba unapokaa na kufikiriya kuhusu yale vitu zote unafa ulipiye ama zile vitu zote ambazo labda unafaa uzifanye kwa wakati fulani utapata kwamba ukona matatizo kidogo ya kifedha. Kama ukona matatizo kidogo ya fedha, utapata kwamba haya yote yanakupeya wasiwasi na inakupeya wakati mgumu tu naduniya na maisha yako na hiyo huwa si jambo nzuri. Sasa hizi zote zinapotokea, utapata kwamba watu wanakuwa na bahati mbaya na maisha yao, ama wanakuwa na bahati mbaya kwa wakati huo. Sasa mimi kivyangu naona kwamba usingizi yangu mara mingi huwa inapotea. Ninapo kuwa na yale vitu mingi na ambayo nafaa nitatuwe ama mafikira mengi na duniya. Na mara mingi huwa yana letwa na kukosa ile uwezo ya kulipiya hizo vitu. Na kukosa uwezo ya kukuwa tu na wakati mwema wa kupumzika kimawazo. Sababu haya yote huwa inafanya nisikiye vibaya na mimi binafsi huwa sipendi. Huwa sipendi kukaa na kutotatua mashida zangu. Sasa hizi zote zikitokeya huwa najipata kwamba nikona wasiwasi mingi na maisha. Na hiyo sazingine huwa inaleta bahati mbaya na maisha ambayo sio nzuri sana. Na kivyangu neza himiza tu watu waweze kuelewa kwamba wanafaa wakuwe wa makini na wanafaa wakuwe wajanja kwa mafikra ili waweze kutatua mashida zao kwa njiya moja au nyingine. Sababu hiyo ndiyo jambo la maana na mbayo inatusaidiya na piya naeza sema kwamba unapo tatua shida zako pole pole ama unajua kujipanga. Utaeza kuwa na wakati mwema na wakati mzuri ya mafikra vizuri. Sababu hiyo ndiyo jambo mzuri sana mbayo inakupeya uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yako iko rahisi kidogo. Na piya yanaendelea vizuri na hiyo ndiyo jambo la maana naeza ongeza kwamba unapoweza kutatua hizi shida utaweza kujifurahisha na utaweza kusikiya vizuri piya katika maisha yako. Na mimi piya nikitatuwa hizi shida huwa napata nafasi mzuri ya kukuwa na usingizi tamu na usingizi mnono.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba, naam ni ukweli nimewai kutembelea ziwa na mto zote. Na kwetu nyumbani, tuko na ziwa pamoja na mto. Na saa zingine nikienda kutembelea ziwa, huwa napitia, huwa natembea kando ya mto. Hadi pale ninapofika kwenye ziwa. Sasa hiyo, imenipea uwezo ya kuona vitu mingi sana na kushukuru tu yale matukio zote. Ama zile vitu zote ambazo huwa naziona pale saa zingine unaezaona samaki wakitafuta chakula hapo kwa kando ya mito. Hapo kwa mito karibu na penye maji inaanzia. Na hiyo huwa ni jambo ambayo inanipa furaha sana. Sasa pia naeza ongeza kwamba saa zingine ninapo tembea pia nikienda kutafuta maji. Mimi mara mingi huwa naenda kwa mto. Huwa naenda kwa mto kutafuta maji na hiyo huwa inanipea uwezo ya kuhakikisha kwamba niko tu na nafasi nzuri na nikona mahali pazuri pa kutulia na kuweza tu kuona jinsi ambavyo labda maisha inaendelea na hiyo ndo jambo nzuri. Hiyo huwa inanipa uwezo ama huwa inanipa changamoto ya kutamani, kuangalia na saa zingine hata kujipata kwamba nimeeza tu kuogelea hapo na hiyo ni jambo nzuri sana. Ni napo ogelea huwa naona kwamba ni jambo nzuri na huwa napata wakati mwema sana na maisha. Sababu kuogelea kwa mto ni mzuri sana lakini kuogelea kwa bahari saa zingine huwa ni jambo ngumu sana. Na hiyo huwa ineza fanya mtu apate ashikwe na wasiwasi. Sababu kuna maji ni nyingi na maji inaezafanya mtu asikie vibaya sana. Na sababu inaeza kuvuta saa zingine na saa zingine pia inaeza fanya uhisi nikwamba uko na wakati mgumu pia. Na naezaongeza kusema kwamba unapoenda kuongelea kwa mto utakuwa na uwezo ya kukaa tu na kutamani ama kuangalia yale matukio yote ambayo labda yanatendeka hapo ndani ya maji. Na utaeza ku saa zingine kucheza na samaki wadogo na hiyo ni jambo ambayo huwa ni nzuri sana. Pia neza ongezea kwamba ni muhimu ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba kuongelea kwa mto ni jambo ambayo ni mzuri na tunafaa tu tuwe waangalifu kwa wale wanyama pori ama wanyama kama nyoka ambao labda saa zingine wanaeza kufanya uhisi uhisi kutoroka ama usikie vibaya sana. Na pia, sio kusikia vibaya tu, na kuna nyoka ambao wakikuuma, unaeza shikwa na ugonjwa kubwa sana, na saa zingine hata wanaeza kuathiri kiafya, na hiyo sio jambo ambayo watu wanafaa wakuwe wanacheza nayo. Sasa unapo tembea kwa mto, unafaa uwe makini na unafaa uweze kuangalia zile vitu zote ambazo unafaa ufanye. Ama vitu zote ambazo unafaa uzingatie ndio, usipatikane na shida kama hizo na hiyo sio jambo la kuchukulia mzaa. Mimi kivyangu huwa nakuwa makini sana ninapo tembea karibu na ziwa ama maji hili nihakikishe kwamba nimeeza tu kurudi, kwenda na kurudi salama na kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo nimeenda kuyafanya huko kwa mto ama kwa ziwa yameweza kukamilika na yameweza kukua sawa kimaisha na hiyo ndio jambo ambayo ningependa kuhakikisha iendelee na niwe na hatua na wakati mwema na pia naeza ongeza kwamba kwa wale watu ambao hawajai enda kwa mto. Ni vizuri wajaribu kuenda huko na ni vizuri pia waeze kuenda huko na kujiangalilia. Sababu saa zingine kukaa karibu na muto inakupea uwezo ya kupata ile hewa safi ya bahari saa zingine ama ya ziwa. Sababu huwa inakuja na inakuchapa vizuri sana na mwili yako pia itaeza kufurahia. Na hiyo ndo jambo ambayo huwa ni nzuri sana na sisi wote tunafaa tuwe makini tuweze kuiangalia. Na tukue tu na wakati mwema nayo. Asante.

Naam, asante sana kwa hii swali, naezasema tu kwamba mimi kivyangu, hua napenda kufanya kazi nikiwa pekee yangu, na sasa zingine huwa napenda kufanya kazi nikiwa na watu. Sasa huwa inalingana tu ni kazi ipi hiyo. Wakati mmoja, ninapofanya kazi, huwa nafurahia tu ile mandhari ya kukaa pekee yangu. Kwa mfano kama ni zile kazi, ambazo labda zina hazihitaji nguvu mingi. Kama ni kazi ambazo hazihitaji nguvu mingi, mimi huwa na jipata tu nimeweza tu kukaa pekee yangu na nimeweza kuzikamilisha sababu hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanipa wakati mwema. Sasa saa zingine huwa nataka tu nieze kukamilisha kazi kadha wa kadha na nieze tu kukuwa na wakati mwema sababu hiyo ni jambo nzuri sana na jambo ambayo huwa inanipa wakati mwema. Unapo kaa, unapo weza kukaa na kufanya haya yote. Huwa unapata kwamba wewe binafsi hata vile ambavyo unafikiria utapata kwamba unasikia vizuri kwa maisha. Na utapata utapata kwamba unaeza unajitoa kwa makosa mengi ambayo labda yanaeza tokea. Ama ambayo labda yanaweza kufanya uhisi vibaya kimaisha. Na hiyo sio jambo nzuri sana. Sasa kivyangu kuhakikisha kwamba niko na wakati mwema. Huwa nahakikisha tu kwamba nimeweza kufurahia. Nimeweza kuona ni nini na nini na weza kamilisha pekee yangu. Na kama siwezi kamilisha pekee yangu mimi huwa naona kwamba ni muhimu. Hua naona kwamba ni muhimu kufanya jambo moja au nyingine kwa na watu. Na vitu zingine nieze kufanya pekee yangu. Na pia hii yote hua inanipea uwezo ya kukamilisha zile vitu zote ambazo nafanya ama vitu zote ambazo najaribu kufikiria kuhusu. Sababu pale kwa kikazi, utapata kwamba unapofanya kazi moja au nyingine, utajipata kwamba uko na wasiwasi mingi saa zingine na ukona tu ile hali ambayo haikufurahishi na ni hali ambayo labda sa zingine inakupea mawazo mengi ambayo sio mazuri. Pia naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba unapofanya kazi, sio lazimu ufanye kazi, sio lazimu ufanye kazi na sio lazimu ufanye kazi pekee yako. Unafaa uhakikishe kwamba umefurahia na umepata tu wakati mwema kuzikamilisha na hiyo ndio jambo moja muhimu sana. Naezaongezea kusema kwamba kuna aina tofauti tofauti za kazi na mtu anapojua hivi ateweza kuelewa kwamba hata anapofanya kazi. Kuna zile kazi ambazo anaeza kamilisha pekee yake na kuna zingine ambazo haezi kamilisha pekee yake. Na hiyo sa zingine inawezatuletea hali ya wasiwasi na inaezatuletea hali ya kukua tumechoka tu na hali ya mbayo inaezatudhuru kima fikra ama kimawazo pia. Na pia naezaongeza kusema kwamba kuna kazi, hizi kazi tunafaa tuwe wangalifu nazo na kwamba kazi isifanye tuhisi vibaya ama kazi isifanye tuwe tuna wakati mbaya sana. Na hiyo inamaana kwamba tunafaa tukuwe wa janja na tunafa tu shukuru namna ambavyo labda tunafaa tufanye kazi fulani na kazi fulani. Sababu bila kazi tena hatutaweza kupata ile mlo yetu na hatutaweza kusikia vizuri kimaisha na hiyo ni jambo moja ngumu sana katika maisha. Na pia naezaongeza tu na kusema watu wanafaa waweze kufanya zile kazi ambazo wanafurahia. Na zile kazi ambazo zina wapa uwezo ya kukamilisha vitu zao. Na hiyo ndio jambo la maana sana katika maisha. Sasa kila mtu anafaa akuwe mjanja. Na ahakikishe kwamba hata akifanya kazi isieze kumudhuru afya. Na iwe ni kazi ambayo inampea furaha katika maisha. Asante.

Asante sana kwa hiyo swali, naezasema kwamba mimi huwa nina mimi huwa nina mafanikio mengi sana, na sana sana ile ya kazi, naezataka tu kwamba niweze kufanya kazi kwa muda mrefu na nieze kujiendelesha pia kimaisha. Na hii inamaana kwamba mimi kivyangu naezataka tu nipate ile uwezo ya kuhakikisha kwamba nimekamilisha vitu zangu zote vyema na nimeweza tu pia kupanda kwa cheo yangu ya sasa. Sasa mimi, mimi nawezaongeza na kusema kwamba, ninapokuwa, ninapofanya kazi, huwa nahakikisha kwamba nimeweza ku, huwa nimeweza kukamilisha na kuelewa kwamba ni muhimu kwa kila mtu kutambua na kuyafanya vitu zake vyema. Sababu hiyo ndio jambo moja muhimu ambayo saa zingine inaezafanya tukose ku tukose kuelewa ni nini na nini ambayo tunafaa tufanye katika maisha. Na lengo yangu ya kufanya hizi kazi huwa ni kuhakikisha kwamba nimepata nafasi mzuri na nimeweza tu kujielewa kwa jambo moja au nyingine. Pia naezaongeza kusema kwamba ni muhimu, ni muhimu kwangu sana kuweza kuhakikisha kwamba nimeweza kuongezeka kwa kicheo. Sababu hiyo ndio jambo ambayo mara mingi huwa inanipa wasiwasi. Lakini kama naeza ongezeka kicheo hiyo itanipa furaha na itanipa wakati mwema. Sasa hiyo ndio jambo ambayo ningependa tu kupata na ningependa kufurahia nayo wakati moja au nyingine. Sababu hii kazi, kazi hakuna mtu huwa anafanya tu kazi na afanye kazi bila kujua anataka apate nini. Sasa kivyangu naelewa kwamba kila mtu huwa anataka afanye kazi na huwa na huwa angependa akuwe katika kiwango fulani cha kazi. Sababu bila hizo utajipata kwamba hujaendelea kimaisha. Na hiyo huwa ni jambo ngumu saa zingine kwa watu wengi sana kwa maisha. Na mimi kivyangu naelewa kwamba unafaa uwe uwe na mipangilio zako ama uwe na makaratas zako vizuri ndivyo wakati wa ku, labda kuongezewa cheo, ukuwe umefikisha kiwango fulani ambacho wewe kivyako itakupea nafasi mzuri na nafasi ambayo utaweza kujiendelesha nayo. Pia jambo lingine ni kwamba mimi pia kibinafsi ningethamini sana kama naezapata tu nafasi mzuri ama kupata ile bima bora ya kulinda familia yangu na hii inamaanisha kwamba mimi pia niweze kupandishwa cheo nzuri na nieze kupewa bima mzuri na ya kikazi ambayo labda itanisaidia kwa njia moja au nyingine na familia yangu. Hiyo ndiyo huwa ni jambo nzuri sana. Na katika maisha yangu pia, singetaka niishi maisha ambayo nafanya tu kazi bila kukuwa na familia yangu karibu. Sasa mimi kivyangu, ningependa kukuwa karibu na familia yangu hata kama niko na kazi, sababu familia ndiyo jambo la maana sana katika maisha. Na hiyo ni jambo ambayo mimi ninapofanya itanipa furaha na itanipa wakati mwema tu katika maisha yangu. Na hiyo nitaeza kufurahishwa sana nayo na pia nitashukuru tu wakati wote na vitu zote ambazo labda zitanipea hiyo uwezo ya kukuwa na hiyo uwezo ya kukuwa na familia yangu karibu sana na hizo ndio, hiyo ndio jambo ambayo ningetaka ifanyike, initendekee na inipee tu wakati mwema katika maisha yangu pia. Sasa jambo ingine, jambo ingine ni kwamba ningependa, ningependa tu kukuwa na fikira mingi, fikira mazuri, na fikira ambazo labda zinaeza nisongesha kimaisha pia na kunipea mawazo mazuri, sababu hiyo ni kutokana na hizi fikira ndiyo nitaeza kuwa na wakati mwema na itanichangia pakubwa katika kukuwa mtu wa maana katika jamii na itanipa tu furaha na maisha pia. Na hiyo ndiyo jambo nzuri sana na maisha na itanifurahisha sana, asante.

Naam, asante sana kwa hii swali, hili ni swali nzuri sana, na ni swali ambayo mara mingi watu wengi huwa wanakosa kuelewa. Nawezasema kwamba ni muhimu, ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba wakati ambapo uko pale kazini, unafaa uelewe kwamba kuna vitu muhimu ambazo labda yanaweza tokea ama yanaweza fanya. Mtu aweze kuelewa ama akose kujua ni nini na nini. Labda zinaweza tokea wakati kwa kazi na pia kuna watu wengi ambao sa zingine wanawezakosa kujua ni aina ya kazi gani ambayo labda wanafaa wafanye na ukiwa katika mazingira ya kikazi, unafaa ukue makini sana na jinsi ambavyo unazingatia kazi na jinsi ambavyo unafanya vitu zako. Sababu, unapokaa chini na kuanza kazi mpya ama mradi mpya ya kazi, utajipata kwamba kuna majukumu mengi labda, ambazo hukuwa unajua na ambazo zinafaa. Na hizo mara mingi utapata kwamba yanaweza kukusumbua kuweza kuelewa hiyo kazi yako vizuri na hiyo huwa ni jambo ngumu sana. Sasa kivyangu nawezasema tu kwamba ninapoanza kazi, kazi mpya huwa nahakikisha kwamba nimeweza kusoma yale maudhui yote na maelekezo ambazo nimeweza kupewa na nisipoelewa huwa nahakikisha kwamba nimerudi kwa yule ambaye alinipea kazi na huwa nahakikisha kwamba nimeweza kuongea nao nimeuliza haya yote na nimeweza tu kujua kwamba ni nini na nini inahitajika na ni jinsi gani nitaweza kujisaidia na nitaweza kukuwa na wakati mzuri na wakati rahisi wa kukamilisha hiyo kazi. Sababu bila hiyo, bila hizo, nitajipata kwamba niko tu na wakati mgumu na nikona ile wakati mgumu wa kuelewa kazi na pia saa zingine nawezapata kwamba nikona changamoto aina kadha wa kadha ambayo pia inawezafanya nisiweze kukamilisha kazi vizuri na hiyo huwa si jambo nzuri sana. Sasa pale kwa kikazi, huwa ningependa sana kuhakikisha kwamba nimefuatilia maagizo yote na kabla nifuatilie maagizo yote, huwa nahakikisha kwamba nimeweza kuyasoma maagizo na nimeweza tu kujadiliana kuhusiana na hizo maagizo. Sababu ni hizi maagizo ambazo zinanipa uwezo ya kukuwa na mafikra mazuri na uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zangu zote ambazo labda nafanya yamekuwa mazuri na yameendelea kwa njia ambayo inahitajika. Sasa kwa mfano ama kwa hali unaposoma maudhui zote unafaa uhakikishe kwamba mambo zako ziko salama na kwamba vitu zote ambazo unajihusisha nazo ni mazuri na uweze tu kupatwa na wakati mwema sababu bila hizo utapata kwamba ukona wakati mgumu na labda saa zingine utapata kwamba huelewi jinsi ambavyo labda unawezajisaidia kimaisha na jinsi ambavyo labda utafurahia na vitu zote ambazo unafanya na pia nawezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba tunafaa tufuatilie jambo moja au nyingine ambayo itatupa uwezo ama itatupa tu furaha na maisha na itatusaidia ama ambayo itachangia pakubwa katika sisi kukuwa watu wa maana kwa kazi ama watu ambao labda wanajua mambo zao ambazo wanaweza taka kufanya kwa kikazi ama zile vitu zote ambavyo wangetaka kukamilisha kwa kikazi na kujua haya ndiyo huwa inatupa uwezo ama zile uzuri ya kuhakikisha kwamba mambo yetu yote ni mazuri na ni mzuri sana kimaisha na yanatupa uwezo ya kufikiria vizuri.

Asante sana kwa hiyo swali na naezasema nina njia mingi sana huwa nashugulikia wateja. Mara mingi huwa najikaza tu na huwa najaribu huwa najaribu kuhakikisha kwamba wateja wangu wako sawa. Na kwamba wanafurahishwa tu na kila kitu na huwa wanafurahishwa tu na kila kitu ambayo labda nawauzia. Ama zile vitu ambazo wangetaka kuuziwa huko hukok wenye dukani. Na hii yote ni mojayepo tu ya mbinu ama njia ambazo zinatupa uwezo. Zinatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yetu inaendelea vizuri. Na maisha yetu ni maisha yetu ieze kuendelea kwa njia moja au nyingine. Na iwe ni njia ambayo inatupa furaha na njia ambayo inatupea uwezo ya kuhakikisha kwamba mambo yetu ni mambo yetu yanakua mazuri na mambo yetu inaendelea kukua ni jambo mzuri sana na yenye ita natupa maisha mazuri pia. Naezaongeza kusema kwamba pindi pale ambapo tuna pale ambapo tunafanya mambo zetu ama tunajaribu kuongea na wateja. Huwa ni lazima kwa kila muuzaji ama kwa kila mtu kuhakikisha kwamba hao binafsi wameeza kuwakabili ama kuongea na hao vizuri na kuhakikisha kwamba wameeza kuyatatua maihitaji yao ya kila mteja ili wateja wote waeze kurudi baada ya wakati fulani na wasieze kuenda kabisaa. Wanapoenda kabisa inamaanisha kwamba mteja hata mwenye duka hataeza kurudi. Na ataeza tu kuona kwamba hako na wakati mgumu. Na hataeza ku hataeza kufuatilia ama kuelekea kwa hataeza kufuatilia ama kuenda kwa kazi na asipo mteja asipoenda kuona kazi yako ina maana kwamba yeye binafsi hataeza kuwa tu na wakati raisi ama hataeza kufanya hile kukuletea ile faida ambayo ulikua unataka wakati mwingine na hiyo siyo jambo nzuri sana mteja anapoenda sasa ni muhimu ni muhimu kwa kila muuzaji ama kwa kila mtu. Ama kwangu kivyangu naona kwamba ni muhimu kuhakikisha kwamba wateja wote wameongeleshwa vizuri. Wamesaidiwa kutatua mashida zao na wameeza tu kuonyeshwa wameeza kuonyeshwa kwamba kuna jambo vitu zingine muhimu sana katika maisha ambayo labda inaeza wasaidia kwa njia moja au nyingine na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Sasa kivyangu naona kwamba ni mzuri kuhudumia wateja vizuri na vizuri tu kuwaongelesha kwa njia moja au nyingine ambayo inawapa furaha na ambayo inawatatulia mambo zao sana. Hiyo ndio jambo la maana. Pia naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa wauzaji wote kuhakikisha kwamba wateja wao wamesaidiwa, wameongeleshwa vizuri na kwamba wamepewa tu ile nafasi ya kuweza kusikizwa k ata kama wakona tatizo lolote kwa bidhaa ambazo walikuwa wanataka kitambo ama bidhaa ambazo walikuwa wameshanunua na wanasema hayafanyi kazi vizuri. Na hiyo huwa ni njia moja mzuri ama njia moja mwafaka ya kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari na kila kitu kinaendelea vizuri sana. Sasa hiyo ndio jambo ambayo mimi pia huwa nahakikisha kwamba wateja wameeza kupata. Ni vizuri kuwaelezea wateja umihimu ya kila kitu na hiyo inapofanyika ina maana kwamba hao pia watakuwa na ile uwezo. Ama watashikwa na furaha ya kujua kwamba wanajaliwa na mambo zote ambazo wanafanya yanashughulikiwa vizuri. Na hiyo ndio jambo ambayo inafaa katika maisha ya mwanabiashara na zile vitu zote ambazo anazifanya. Naam pia hiyo ndio jambo nzuri. Na saa zingine inatusaidia kwa njia moja au nyingine asante sana.

Asante sana kwa hiyo swali na nasema kwamba mimi sipendi mwanga mkali sana. Napenda tu mwanga wakati sababu muanga mkali huwa si nzuri sana sana kwa hata kwa sisi wenyewe. Na mwanga, pali ambapo inakua kali sana, hata sisi binadamu hatuta kuwa na uwezo, uwezo wa kufanya vitu zetu kwa amani, na pia uwezo wakuakikisha tu kwamba tumeelewa vitu katha wa katha. Na pia naezasema kwamba mwanga ni mzuri hile ambayo ina angalau haiharibu macho yetu na pia haiharibu wale watu wengine ambayo kukaribu nasisi. Sasa, mtu na kwa mfano kama, hata kama ni usiku, kuna watu watasema kwamba wanapenda mwanga mkali. Lakini ikifika usiku, mwanga pia siyo nzuri sana ikiwa mkali. Sababu, hata kwa wale ambao wanatumia gari, utapata kwamba ni muhimu kwa kila mtu. Ni muhimu kwa kila mtu kuweza kwelewa, zile kuweza kwelewa kwamba mwanga haifai kuwa mkali sana sababu, hata kuna wale ambao wanatumia hiyo barabara sana sana kama ni mwanga wa gari. Tapata kwamba ni muhimu pia kwa wale ambao wanatumia barabara. Kutopata hizo matatizo ya mwanga mkali. Sababu mwanga ikiwa mkali sana ina maanisha kwamba hata hao hawataeza kuona na jambo kama hiyo. Inaezaleta ajali sana barabarani. Na inezakua ni jambo ambayo labda inezaleta matatizo pia. Na hiyo siyo jambo nzuri sana. Sasa mimi kivyangu naezasema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuzingatia. Hali ya kawaida wanapo jaribu kukua na kuweka mwanga hata kama ni mwanga wa gari. Na hiyo ni jambo ambayo itaweza kutatua makosa mengi na mashida mingi katika matukio ya kila siku. Na mwanga inapo kuwa mukali sana. Utapata kwamba ule mtu mwenye naendesha hakikuja hii pande ingine ambapo hii gari inatoka ama pande ambayo kuna mwanga mkali. Utapata kwamba huyo mtu atashikwa na matitizo ya kuona vizuri. Na anapo kosa kuona vizuri. Hali inaeza kuwa ni mbaya sana. Na inaeza wafanya kwamba walete hasara. Na hasara sana sana ya kiajali. Na hii ajali ndiyo jambu ambayo watu wengi wanapenda ku watu wengi inaezasumbua watu wengi sana na mimi kivyangu. Nasema kwamba hiyo siu jambo nzuri sana. Na pia hiyo inapo fanyika. Utapata kwamba kuna watu wengi wanaeza kosa haya yote. Na wanaeza patwa na wakati mgumu sana. Na hiyo huwa si jambo nzuri. Sasa watu wanafaa waangalie tu na wawe makini na wajaribu kuyalinda maisha ya wenzao pia. Sababu mwanga inapo kuwa mkali sana. Tapata kwamba vitu mingi zinasmama na hiyo siyo jambo nzuri ambayo labda watu wanaezataka kimaisha. Na kivyangu pia wakati jua inakuwa na mwanga mkali. Inamaana kwamba kuna vitu ambazo labda inaezaharibika. Na pia hata mimea zinaeza haribika sana. Na hiyo sio jambo ambayo labda inaeza kuwa ni jambo nzuri kwa watu. Ama kwa wale watu wote ambayo wanategemea kilimo ama wanategemea mimea kama njia ya kupata mapato ya kila siku. Na mimi kivyangu nezaongeza tu kusema kwamba ni muhimu pia kwa kila mtu kuelewa kwamba haya yote yanaeza kwa mazuri tu na yanaeza tokea kwa njia moja au nyingine na inafaa ikuwe ni njia ambayo haisaidisa inafaa ikuwe ni njia ambayo sio kali sana kwa maisha yetu na kwa zile vitu zote ambazo tunazifanya asante sana kwa leo na kwa hayo kwa hiyo mada ya leo imeweza kunifraisha, nimeweza kujifunza mambo mengi pia kivyangu asante sana.